Naam, kumbukumbu za utotoni mwangu ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu kwa sababu ndizo zilizo nijenga na kunipa msingi ya tabia na mtazamo nilio nao leo Nakumbuka utotoni au nakumbuka utotoni ulikuwa kipindi cha furaha uhuru na kujifunza mambo mengi bila presha kubwa ya maisha nilifurahia sana kucheza na marafiki hasa mchezo ya nje kama kukimbia kuruka kamba na michezo ya kikundi ambayo ilinijenga au ilijenga urafiki na mshikamano kulikuwa na furaha ya kucheka bila wasiwasi mwingi na hata wa vitu vidogo vilikuwa vinaleta furaha na kuweza kuwa kwa kukaa pamoja zaidi kwa kuwa tulikuwa tukicheza michezo na ambayo ni michezo ya aina mingi, michezo ya kadanda ama michezo ya kukimbizana Nakumbuka pia, mafunzo niliyoyapata kutoka kwa wazazi na walezi kama kuheshimu watu wakubwa, kufanya kazi kwa bidii kuwa na hekima, kuwa na heshima, kuwa mtu alie na subira na kuwa mwaminifu maneno yao na mafunzo yao yalinipeleka mahali na ambapo ni mahali pazuri kwenye dunia ya sasa maneno yao na mifano yao niliweza kuitilia maanani hadi wa sasa na ninaona yananisaidia kwa sababu ni maneno na ambayo yamenikuza, maneno na ambayo yameweza kunilea kwa njia nzuri.

Naam, napenda kujifunza historia. Ni jambo muhimu sana kwangu, historia hunisaidia kuelewa nilikotoka kuelewa viumbe hai, haswa wanyama na binadamu au wadudu. Jamii ninayoishi na sababu za mengi yanayotokana leo. Kwa hivyo kupitia historia ninajifunza makosa na mafanikio ya watu wa zamani Jambo linalonipa hekima ya kufanya maamuzi bora katika maisha ya sasa na ya baadaye Vilevile historia hunisaidia kuthamini utamaduni, mila na mchango wa watu waliopita kabla yetu. Inanifanya nijivunie uridhi wangu na kuwaheshimu waliopigia uhuru au waliopigania uhuru, haki na maendeleo ili tuweze kuishi vizuri na tuishi kwa amani. Zaidi ya hapo, kujifunza historia hunipanua fikra na kunipa mwonekano mzuri na hunijenga katika kufikiria kwa kina, kufikiria kwa ndani, kwa urefu na kwa upana na kunifundisha kuwa na uvumilifu kwa mitazamo tofauti na kuwa mtu mwenye subira ili unapofanya chochote uwe mtu mwenye subira utaweza ukafanikiwa. Vile vile historia sio tu somo au sio tu masomo ya zamani bali ni kioo cha maisha kinachonisaidia kuelewa leo na kujiandaa kwa kesho ili niwe mtu ambaye ni mtu mkamilivu na mtu anaye mwonekano mzuri kwenye maisha ya kesho.

Naam kwanza kabisa ninapoanza kazi mimi hujiaanda vizuri na najitahidi kujipanga kikamilifu na kimwili Pia mimi huweza kufanya mambo na ambayo ni mazuri na mambo na ambayo naona ni muhimu zaidi huwa nachukua muda mfupi kuangalia ratiba ya siku kazi zilizopo na vipaumbele ili nijue ni kipi cha kuanza nacho Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na mwelekeo dha kazi muhimu zaidi au ile inayohitajika kwa haraka umakini mkubwa wakati bado ninanguvu na akili iko tulivu sina mawazo mengi au sina uchovu wowote Pia mimi huangalia barua pepe au ujumbe muhimu ili kuhakikisha hakuna jambo la dharura linalohitajika kwa haraka au kushugulikiwa mapema Kwa kufanya hivyo naweza kuendesha siku ya kazi kwa ufanisi kwa ubora na utulivu kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha malengo ya siku yanatimizwa kwa hatuwa nzuri au kwa ubora wake na kwa kuweza kuhitimisha kazi hizo haraka na mapema au wakati unaostahili.

Lengo langu la muda murefu kazini ni kujijenga au kuwa mtaalamu imara na mwenye dhamani ili nieze kuwa na muonekano mzuri au mtu ambaye ana ujuzi wa kina, ujuzi mzuri, uzoevu na mchango unaonekana wa kazi ili kufanya kazi vizuri, kuifanya kazi kwa ufanisi na kwa hekima na kwa bidii vile vile, nataka kufikia hatua ambayo naaminika kwa uwezo wangu wa kufanya maamuzi mazuri, maamuzi na ambayo hayana makosa yoyote, kutatua matatizo na kuleta matokeo chanya au matokeo mazuri yasiyo tu kwa ajili yangu au binafsi bali pia kwa timu au wafanya kazi wenzangu na taasisi ninayofanyia kazi. Pia, nina lengo la kukua kimaendeleo na kuweza kujiimarisha viwango vyangu viya kazi, iwe ni kupandishwa cheo au kupewa majukumu makubwa zaidi yanayonipa nafasi ya kuongoza na kuridhi wengine kwa njia inayostahili ili niweze kuwaelekeza na kuweza kuwapa maarifa ili wao pia waeze kufanya kazi vizuri Natamani kuwa mtu anayejifunza kila wakati, anayejiboresha ujusi wake kulingana na mabadiliko ya teknolojia na mazingira ya kazi Napenda zaidi mimi kuwa mtu na ambaye ni mtu mbunifu na mtu mchapa kazi, mtu mchapa kazi na kuweza kufanya kazi vizuri ili niwe na hekima na niweze kuthaminika zaidi.

Naam ningependa sana kutembea maeneo ya kihistoria ambayo yana mchango mkubwa katika historia ya binadamu na Afrika kwa ujumla Kwanza kabisa ningependa kwenda misri na kutembelea mapiramidi ya giza kwa sababu ni alama ya ustaarabu na kale akili ya hali ya juu ya watu wa zamani ili niweze kujiburudisha pale Nikitazama piramidi hizo na kuweza kujua zaidi nini kilikuwa kikiendelea wakati ule Vilevile niweze kupata mafunzo ambayo ni mafunzo mazuri yatakayo nisaidia kwenye maisha Ningependa kujifunza kwa macho yangu jinsi walivyoweza kujenga miundo hiyo. Ni kubwa bila teknolojia ya kisasa Vilevile ningependa kutembea Fort Jesus huko Mumbasa kwa sababu ina historia kubwa kuhusu biashara ya baharini, ukoloni na muingiliano wa tamaduni mbalimbali kama waarabu na wareno na wa Afrika halisi. Nina mahali ninalolifanya au ninajivunia historia ya Afrika mashariki na kunisaidia kuelewa zaidi tulikotoka Mimi hupenda zaidi kuweza kujifunza mambo mengi, kuweza kutembea mahali na ambapo Kuna vitu vya kihistoria ili kuweza kujifunza mambo mengi, kuweza kujiburudisha vilevile na kuwa na mtu mwenye hekima Ninapotazama vitu zile ninaweza kuweka kumbukumbu au wakati mwingine nipige picha pale na ambazo ni picha nzuri za kuweza kuweka kumbukumbu ya mahali na ambapo nimetembea.

Naamu, ninajilinda thidi ya vitisho vya mitandao kwa kuwa makini sana na jinsi navyotumia teknolojia na kushugulikia taarifa zangu binafsi. Mimi hupenda au upande wa mitandao mimi hueka nenosiri haswa kwa faraga zangu au mitandao yangu ya kijamii nina mipangilio ya aina nzuri ambayo ni kueza kueka nenosiri ili kueza kutunza mitandao ya kijamii mtu asije akaona vitu viyangu ama mtu wa asije akaingia kwenye mitandao yangu ya kijamii kueza kuniharibia. Unaeza pata watu wengine wanakuja kwenye mitandao yako ya kijamii wanaposti vitu na ambavyo havistahili Wanakuharibia na vile vile unaeza ukapata mitandao yako ya kijamii imeeza ku kuekwa vitu vingi na ambavyo haukua unatarajia kupata pale Unaeza ukapata wameeza kutuma au kueza kuposti picha na ambazo zisizo stahili picha nambazo si za heshima, picha zinambazo zina muonekano mbaya Kwa hivyo mimi hupenda kutumia nenosiri ili kuweza kujilinda na vitisho vya mtandaoni ili nieza kukaa nikiwa sawa na kulinda mitandao yangu ya kijamii isije ikatumika vibaya.

Naam, timu ya kiragbi ninayopenda zaidi marekani ni timu ya US Eagles ambayo ndiyo timu ya taifa ya mpira wa kiragbi ya marekani ninaiunga mkono Kwa sababu inanionyesha jinsi mchezo wa ragbi unavyo zidi kukua katika nchi ambayo kihistoria imejikita zaidi kwenye mchezo kama American Football na Basketball kuona marekani ikiwezesha au ikiwekeza zaidi kwenye rugby na kushindana kwenye mashindano ya kimataifa unanipa hamasa kwa sababu inaonyesha kuwa mchezo huu unaenea dunia kote. Kinachonivutia kuhusu US Eagles ni nguvu ya kimwili kasi na mtindo wao wa kucheza. Unaochanganya nidhamu ya rugby na nguvu za michezo ya marekani. Pia napenda kuona wachezaji wao wakipata nafasi ya kucheza kwenye ligi kubwa za kimataifa, jambo linalonisaidia kuinua au kueza kueka viwango cha timu kwa ujumla. Kwa kifupi, huipenda US Eagle ni kuunga mkono maendeleo ya rugby duniani na kuona jinsi mataifa mapia ya navioendelea, kuimarika kwenye mchezo au kwenye mchezo huu, heshima, mshikamano na mpangilio au mapambano ya kweli. Timu hiyo ndiyo ninayoipenda zaidi ya mpira wakirugbi.

Naam, ninangoja barua pepe mara kadhaa kwa siku kulingana na majukumu niliyo nayo. Asubuhi ninapoanza kazi siku huwa naangalia barua pepe kwanza ili kuona kama kuna ujumbe muhimu au wa dharura unaohitaji kukamilika kwa haraka, kushughulikiwa mapema vile vile. Hii hunisaidia kupanga vipaumbele vya siku na kujua ni kazi zipi zitahitajika umakini wa haraka na kuweza kufanywa kwa ufanisi. Baada ya hapo, siangalii barua pepe kila dakika bali huweka nyakati maalum kama katikati ya siku na mwishoni mwa siku au haswa wakati ninapopata mda wa mapumziko ya kazi. Njia hii hunisaidia kuepuka usumbufu usio wa lazima na kunipa nafasi ya kuzingatia kazi zangu kikamilifu bila kukatizwa mara kwa mara. Iwapo nita au ninatarajia ujumbe muhimu kama wa kazi au mradi fulani naweza kuangalia mara nyingi zaidi kwa muda huo au mda wangu wa mapumziko napopata tu mda wa kueza kumesa funda la maji naweza nikaangalia kwa wakati huo Ninajaribu kuwa na uwiano kuhakikisha siachi barua pepe muhimu bila majibu kwa muda mrefu lakini pia Kutojihusisha au kutojiruhusu kufurugwa kupitia kiasi Hii inanisaidia kuwa na tija kazini na kuthibitisha mda wangu vizuri na kuweza kukamilisha kazi zangu kwa wakati unaofaa.

Naam, najishughulisha au ninajishugulikia udhaifu wangu kazini kwa kuwanza kujitambua na kukubali Najithamini mara kwa mara ilikuwelewa ni maneno gani ninahitaji kuboresha badala ya kujificha au kujiletea au kujitetea vile vile kujua udhaifu wangu hunipa nafasi ya kupanga hatua za kuboresha mapema kabla haujadhiriwa kazi au kuweza kuadhiri timu Baada ya hapo mimi huweka juhudi za makusudi za kujifunza na kujiendeleza Hii inaweza kuwa kuomba maoni kutoka kwa wakubwa wangu au wafanyakazi wenzangu kuhudhuria mafunzo au kujifunza binafsi kupitia vitabu na raslimali za mtandaoni. Pia ninapopata kazi inayogusa au inayonipa maelekezo mazuri mimi huweza kujisaidia na huweza kujirekebisha. Vile vile ninajifunza kushirikiana na wengine kama kuna eneo ambalo si imara sana huwa natayarisha kuomba msaada au kufanya kazi kwa karibu na mtu mwenye ujuzi zaidi. Hii hunisaidia kujifunza haraka na kuhakikisha matokeo ya kazi yanakuwa bora na yanaeza kufanyika kwa wakati unaostahili ili ya kusiwe na mgogoro wowote ama kusiwe na kazi ambayo itakayoachwa nyuma.

Naam, ninatumia teknolojia ya sauti katika shughuli zangu za kila siku Kwa sababu inanisaidia kuongeza ufanisi na urahisi katika mawasiliano na kazi mbali mbali Kwa mfano ninaeza nikawa ninawasiliana na mtu au ninatumia programu za kuandika kwa kutumia sauti ambazo uniwezesha kuandika haraka na kwa usahihi Wakati nikiwa na shuhguli nyingi au nikiwa mbali na keyboardi au wakati napohitajika kueza kuharakisha kuandika mimi hutumia teknolojia ya sauti kwa sababu ni njia ya haraka na rahisi Pia ninatumia teknolojia ya sauti katika mawasiliano kama simu za mkononi au programu za mkutano kuweza kwasiliana na watu na kupeana maelezo kupitia teknolojia ya sauti vile vile mtandao au mtandao ni zinazo mruhusu mtu kuzungumza moja kwa moja na wenzangu bila hitaji la kuandika kila kitu Hii ni muhimu hasaa wakati wa mikutano au mazungumzo ya haraka yanayohitajika maelezo ya moja kwa moja kutumia teknolojia ya sauti ni kitu nambacho ni haraka na rahisi wa kueza kuhakikisha umeweza kutuma ujumbe nambao hauna makosa ujumbe nambo uko sahihi Mimi zaidi hupenda kutumia teknolojia ya sauti kwa sababu njia rahisi na njia haraka.

Naamu, ninahifadhi pesa kwa kupanga matumizi yangu kwa uangalifu na kuwa na nidhamu ya kifedha Kwanza ni kila mwezi mimi huweka sehemu ya mapato yangu moja kwa moja kwenye akaunti ya akiba Hata kama ni kiasi kidogo kwa sababu najua kuwa akiba ndogo ndogo huchangia mafanikio makubwa kwa muda Kwa mda mrefu, hii pia uniwezesha kuwa na feather za dharura zinazoweza au zinazoniwezesha kunisaidia wakati wa hali zisiso tarajiwa ama wakati wa hali ngumu. Pia ninapenda bajeti ya matumizi yangu kila mwezi, nikiangalia kwa makini vitu gani muhimu na ni vyovyote au vinaweza kusubiri. Pia anapenda kuweza kuweka pesa zangu ili nisije nikazitumia tu kwa njia isiyostahili Mimi hupenda zaidi kuepuka matumizi yasiyo ya lazima au yale ya haraka haraka najitahidi Pia kueka mikopo isiyo na masharti kueza kuepuka mikopo isiyo na masharti ili kutoji kunja au katika madeni ambayo yanaweza kunikosesha utulivu wa kifedha.

Naam, mara nyingi mimi huoga mara moja kwa siku hasa asubuhi ili kuwanza siku kwa hisia safi na nishati nzuri. Kuoga asubuhi huniwezesha kuamka vizuri, kuondoa uchovu wa usingizi na kujianda kwa shughuli za siku hiyo kwanjia bora. Hata hivyo, kama kuna shuguli za mwili au hali ya hewa inayotaka, mazoezi au naweza kuwoga pia jioni ili kujisafisha na kupumzisha mwili kabla. Vile vile huondoa jasho au kuondoa harufu nambayo hailiti shangwe Pia kuoga ni sehemu muhimu ya usafi wa kibinafsi na afya kwa ujumla Ninajitahidi kueka ratiba ya kuoga ambayo inanihakikishia na jisikia vizuri na kuwa na mazingira safi na kuwa na afya nzuri Haswa wakati ninapofanya kazi ngumu mimi hupenda kuoga asubui na jioni ili kueza kuondoa jasho jingi na kueza kueka mwili wangu ukiwa safi mwili ambao unavutia na hewa nzuri. Mimi hupenda kuoga mara kwa mara haswa kulingana na kazi nayoifanya kwa siku ninaeza nikaoga asubui na jioni.

Naamu, napenda sana kuchora na kupaka rangi kwa sababu huchangia sana kuleta ubunifu na kupumzika kwa akili kuchora kuna nisaidia kuonyesha hisia, mawazo na hadithi kwa njia ya picha Jambo ambalo ilinaloweza kuwa vigumu kueleza kwa maneno Pia kupaka rangi pia ni burudani nzuri husababisha akili kuishi na husaidia kupungusa msongo wa mawazo Kwa kawaida napenda kuchora vitu vinavyo nihusisha na mandhari ya asili kama vile miti wanyama na mandhari za jiji na ambazo ni jiji nzuri kama vile kueza kuchora majengo marefu au vile vile kueza kuchora vitu na ambavyo ni vitu vya dhamani Pia kupaka rangi ni sehemu ya kuongeza uzuri na huleta maisha kwenye michoro yangu. Hii ni njia nzuri ya kujieleza na kupata furza. Hasa wakati ninaendelea na shuguli za kila siku ambazo, zinaweza kuwa za msongo wa mawazo. Ninapochora na kupaka rangi huwa pale ninapata utulivu mzuri na kueza kusahau mambo yote au kuweza kutuliza akili zangu kwa kusahau mambo yote ya siku au kusahau siku ndefu ya kasi iliokuwa na migogoro mingi na uchovu mwingi.

Naam, asubuhi ninapenda kunywa kikombe cha chai ya maziwa yenye, ndimu kidogo na sukari kiasi. Chai huniwasha na kunifanya nijisikie macho na tayari ili kuweza kuniondolea usingizi na ambao au uchovu wote wa usingizi. Kwa kuanza shughuli za siku, ladha ya chai ya mdimu huwa inanikumbusha nyumbani na inaleta hisia za faraja na utulifu wakati wa asubuhi vilevile unapoenda pale kazini unakuwa mtu mtulivu na mtu mwenye tija ya kuweza kufanya kazi Pia mara nyingine hasa ninapohitaji kuongeza nguvu zaidi napendelea pia kunywa kahawa yenye nguvu kidogo ili kupata msukumo wa zaidi Lakini kwa ujumla chai ni kinywaji changu cha asubuhi Kinachonifanya nijisikie vizuri kikiwa ni chai kawaida lakini chenye nguvu za kuainisha au kuanzisha siku kwa nia njema ili niweze kufanya kazi vizuri bila uchovu wowote haswa unapopata chai ya maziwa na ambayo ni chai nzuri zaidi wa kusaidia mtu kuweza kukaa akiwa mtu mtulivu Kwa kukuondolea maumivu kama ya kichwa au maumivu mengine chai ya maziwa husaidia sana na kuweka mtu bila kuhisi njaa kwa haraka.

Naam, ninajitahidi kufanya mazowezi ya mwili angalau mara tatu au mbili kwa wiki Mazowezi haya yanaweza kuwa aina balimbali kama kukimbia kufanya mazowezi ya nguvu kuinua vyuma kwenye jimo, nambavyo ni vyuma vizito vya kuweza kutengeneza msuli au hata mazowezi ya kuinua uzito mwepesi Hii hunisaidia kuboresha afya yangu kwa ujumla kuongeza nguvu na kunisaidia kuthibitisha msongo wa mawazo kuweza kujituliza haswa unapoenda kwenye jimu kuweza kuinua vyuma ambavyo ni vizito au wakati mwingine kuinua vyuma vyepesi Unaweza kujituliza pale ukapata raha na kuweza kutuliza mwili wako pale kwa kuinua vyuma vile na kupunguza msongo wa mawazo Pia mara nyingine napenda kutembea kwa kasi au kufanya yoga wakati wa mapumumziko ilikuachilia mawazo na kuimarisha mzunguko wa damu kwenye mwili. Kwa kawaida kuzingatia mazoezi ya mwili nisehemu ya maisha yangu ya kila siku ili kuhakikisha kuwa nina nguvuz za kufanya kazi na maisha kwa ufanisi zaidi na kueka afya yangu ikiwa imara na afya nzuri isiyo kuwa na shida zozote.

Naamu, napenda chakula chenye mafuta kidogo lakini chenye lishe bora kwenye afya. Mafuta ni muhimu kwa mwili kwa sababu hutoa nishati na kusaidia mgigenyo wa baadhi ya vitamini. Pia, kwa hiyo, ninapenda chakula kilicho na mafuta yenye afya kama saladi zilizo na mafuta ya seituni, samaki na karanga kwa kiasi. Chakula kisicho na mafuta kabisa nikizuri pia kwa sababu mwili unahitaji mafuta kwa ajili ya shuguli nyingi za afya. Kwa ujumla ninazingatia usawa na lishe bora katika uchunguzi wangu wa chakula ili kuimarisha afya na kuzuhia matatizo kama shinikizo, la damu au magonjwa ya moyo. Vile vile unapokula chakula chenye mafuta kiasi hua kinasaidia saidi kwa kueza kueka afya yako, iwe afya imara, afya dhabiti, na kueza kukupa mwonekano mzuri, mwonekano wa ngozi, ngozi itakuwa nyororo, na utakuwa na unyefunyefu kwenye ngozi, haitakuwa imekauka, kwa sababu mafuta huleta vitamini na ambayo ni nzuri saidi, au unapokula chakula chenye lishe bora, utakuwa na mwonekano mzuri, hautakuwa umeparara zaidi. Haswa mimi hupendelea chakula chanye mafuta ila mafuta kiasi ambayo yanayo saidia mwili.

Naam mimi hupenda kusoma habari mtandaoni kutoka vyanzo vina vioaminika na vya kisasa vina vio toa taarifa za haraka na zakina kuhusu mambo yanayobadilika au mambo mbalimbali Ninapenda kutembelea tovuti kama BBC, Swahili, VOA, Swahili na CNN kwa habari za kimataifa na Afrika tovuti hizi zinatoa tarifa zilizo wazi zenye usahihi na mara nyingi huwa na makala ziza kina kuhusu maswala muhimu ya sasa. Napenda zaidi kuweza kufuatilia habari hizo kwa sababu ni habari zitakazo kusaidia, kuweza kujua nchi zinavyoendelea au dunia inavyoendelea. Pia ni natumia mitandao ya kijamii kama Twitter na Instagram ili kueza kupata habari na mawazo mapya kutoka wa wataalamu na wa watu wenye ushawishi katika sekta mbalimbali. Hata hivyo ni najitahidi kuwa makini na chanzo cha habari mtandaoni na kuepuka kuamini habari zisizo na msingi au habari na ambazo ni habari gushi. Mimi hupenda zaidi kuweza kufuatilia bari mtandaoni ili kuweza kujielimisha zaidi na kujiweka nikiwa najua mambo nambayo ni muhimu na kujua yanayoendelea humu nchini ama Afrika au duniani.

Naam, Ninamkumbuka mwalimu wangu wa kiswahili kwa upendo na heshima kubwa Alikuwa mwalimu mwenye ustadi mkubwa wa kufundisha lugha na fasihi na alikuwa na uwezo wa kuleta masomo kuwa ya kuvutia na yenye maana Alitufundisha siyo tu sarufi na uandishi bali pia Alitufundisha jinsi ya kuendeleza mawazo kwa ufasaha na kutumia lugha kwa njia nzuri katika maisha ya kila siku ili tuweze kuwa watu bora kwenye dunia tuweze kuwa watu bora kwenye jamii na kuweza kuzisaidia jamii Vilevile tuwe watu wazuri na tuweze kuwapa hekima na ambao au kuweza kuwapa mawaitha watu na ambao Hawaendi shuleni ili pia wao waeze kujiunga na shule kwa kupata mafunzo au kwa kupata elimu bora Mwalimu alinifunza kuwa na subira aliweka mazingira ya darasa kuwa yenye heshima na ushirikiano ambapo kila mwanafunzi alijihisi kusikilizwa na kudhaminiwa kwa undani na kudhaminiwa vizuri alitushawishi kupenda fasihi za kiswahili kama ushauri hadithi na methali alitufundisha jinsi ya kuzitumia kuwasiliana kwa ufasihi na kuonyesha utamaduni wetu Mwalimu huyu alieza kunifunza mambo mengi na ndiye mwalimu ninayemkumbuka zaidi na nampa heshima zake kwa kuwa ni mwalimu alinifunza mambo mengi na mambo na ambayo yananisaidia kwenye maisha hadi wa sasa.

Na'am, mfanyabiashara bora zaidi ni mtu ambaye ana sifa za uongozi, uvumbuzi na nidhamu katika kufanya kazi zake anaelewa mahitaji ya wateja wake vizuri na anajitahidi kuwahudumia kwa njia bora zaidi ili kuhakikisha wanaridhika na kurudi tena Mfanyabiashara bora huwa na mpango mzuri wa biashara anapopanga malengo kwa ufanisi na kwa ustaarabu na anajifunza kutokana na changamoto na makosa badala ya kukata tamaa. Pia mfanyabiashara bora anajua jinsi ya kutumia raslimali zake kwa busara bila kuweza kuzitumia ovyoovyo Ikiwa ni pamoja na muda, fedha na watu anayewafanyia kazi ama anayeweza kufanya kazi nao pia Anaendelea kujifunza na kuendana na mabadiliko ya soko na teknolojia za kisasa ili biashara yake iendelee kuwa stawi Pia ana maadili mema ya kufanya biashara kama uaminifu, uwazi na kuwaheshimu wateja wake, washirika wake ili kuweza kuikuza biashara yake vizuri na isijekuwa biashara itakayoporomoka au wateja waweze kuhama pale Hua ana heshima nzuri na kuweza kuhudumia wateja wake kwa njia inayofaa kwa heshima na kwa ustaarabu.

Naam napenda kueka picha zangu mtandaoni ili kweza kusihivadhi pale iwapo tuu nitaweza kusifuta kwenye simu yangu ya mkono pale kwenye mtandao nitaweza kuzitoa pale iwapo ninasihitaji au wakati ntapotaka kuweza kuzitumia tena Kuhivadhi picha kwenye mtandao ni vizuri kwa sababu Unaweza kuzieka pale utakapotaka kuzitumia badaye au kuzitoa pale badaye utaeza tukuzitoa bila shida yeyote Ila zipendelei saidi kueza kueka picha zangu na ambazo ni picha zasiri kuzieka pale Kwa sababu mitandao ya kijamii huwa ni mitandao ya kila mtu mtu kila mtu anaeza kusiona pale Mimi huchagua picha na ambazo ni saheshima picha nzuri picha na ambazo zina muonekano mzuri za kueza kuzieka pale ili watu waeze kuziona na vile vile nieze kupatana na marafiki zangu kupitia mitandao mitandao husaidia zaidi kwa sababu mtapatana pale na marafiki mlio wachana siku nyingi.

Naam, muda wa mwisho ni saa ya mwisho ambapo jambo fulani linapaswa kufanyika au kukamilika katika muktadha wa kazi na au shughuli mbali mbali muda wa mwisho huwa ni kikomo cha kufanya jambo kama vile kuwasiliana, ripoti, kukamilisha au kuweza kumaliza mradi kwa haraka au kujibu baruapepe kwa haraka kueka muda wa mwisho ni muhimu sana kwa sababu husaidia kupanga kazi kwa mpangilio mzuri, kuongeza nidhamu na kuhakikisha kuwa malengo yanatimizwa kwa wakati unaostahili, pia husaidia kuepuka, kuchelewesha mambo ambayo yanaweza kusababisha matatizo au kupoteza fursa. Muda wa mwisho ni kitu ambacho ni muhimu zaidi kwa kuweza kukufanya, uweze kufanya kazi yako kwa umakini ukijua muda ule utakapofika unaeza kusimamisha kazi. Kwa hivyo kila mtu anapaswa kujua muda wa mwisho wa majukumu yake na kuyazingatia kwa makini ili kufanikisha malengo kwa ufanisi na kuepuka msongo wa mwisho wa dakika za mwisho.

Kofia ni kipande cha mavazi, kinachovaliwa kichwani kwa ajili ya kulinda kichwa kutokana na jua, baridi au wakati mwingine mionzi ya jua inapokuwa mikali, kofia husaidia. Hata kwa sababu za mitindo na tamaduni, kuna aina nyingi za kofia kama vile kofia za nguo, kofia za ngozi, kofia za mpira na kofia za michezo. Kofia pia inaweza kuwa sehemu ya mavasi rasmi kama vile kofia za askari au za taasisi mbalimbali. Kuna upande wa tamaduni kofia inaweza kuonyesha hadhi au tambulisho wa kikabila au hata kuwa alama ya heshima katika jamii fulani. Kwa mfano katika baadhi ya maeneo watu huvaa kofia malumu wakati wa sherehe za kijamii au za kidini. Mbali na kazi za kulinda na kutangaza mtindo kofia pia inaweza kusaidia kuhifadhi joto la mwili wakati wa hali ya baridi kali au kuzuia jua kali linalo piga kichwa moja kwa moja. Kofia ni kitu na ambacho kusaidia mtu zaidi na kina manufaa mengi.

Naamu mlango ni sehemu ya muundo wa nyumba jengo au chumba inayotumika kama njia ya kuingia na kutoka kwa kawaida mlango huwa ni fremu na paneli au mbao chuma au fifa vingine na unaweza kufunguliwa au kufungwa kwa kutumia vitufe vifungo au fifunguo mlango hutoa usalama kwa kuzuia watu wasiostahiki kuingia au watu Wasiostahili kuingia mle ndani na pia hutoa faraja kwa kuzuia hewa kelele na vumbi kuingia ndani ya nyumba au chumba mbali na kazi yake ya kiusalama na kifani, milango pia inaweza kuwa sehemu ya urembo, wajengo au nyumba Kuna milango yenye muundo wakisasa, milango ya mbao yenye mapambo na milango ya chuma yenye nguvu kubwa kwa ajili ya maeneo yanayohitajika usalama wa hali ya juu zaidi. Milango ni sehemu muhimu sana katika maisha ya yetu kwa sababu hutoa njia rahisi ya kuthibiti mtu anayeingia au mtu anayetoka.

Februari ni mwesi wa pili katika kalenda ya Gregorio ambayo ni kalenda inayotumika duniani kote kwa sasa Mwezi huu una siku ishirini na nane kwa mwaka wa kawaida Lakini katika mwaka wa mshirikishi almarufu leap year una siku ishirini na tisa mwaka wa mshirikishi hutokea kila baada ya miaka minne ili kurekebisha msunguko wa kalenda na msunguko wa dunia kuzunguka jua Februari mara nyingi huwa na mvua na hali ya hewa baridi katika sehemu nyingi za dunia, hasa katika nusu ya kaskasini kwa upande wa tamaduni au matukio. Februari ni mwesi wakusherekea siku ya wapenda nao almarufu valentines day tarehe kumi na ene, ambapo watu huonyesha upendo na hisia za huwa wapenda nao. Pia upande wakazi na masomo februari ni mwesi wakuanza kwa baadhi ya shule na taasisi baada ya mapumsiko ya likizo za mwisho wa mwaka ni mwesi wa mipango mipya na kuendelea na shuguli za mwaka.

Naam jicho ni sehemu ya mwili inayotumika kuona na kupata picha za mazingira yanayotuzunguka Pia jicho hupokea mwanga unaoingia na kubadilisha kuwa ishara za kielektroniki ambazo ubongo hutafsiri kwa picha tunayoweza kuelewa Zaidi ya kuona jicho linafaa pia kuwa kuelewa hisia na mawasiliano ya watu wengine kwa kupitia miondoko ya macho na mtazamo Kwa mfano macho yanaweza kuonyesha furaha huzuni au mshangao hata kabla mtu aongee vile vile kujali afya ya jicho ni muhimu hasa sana kwa sababu bila kuona maisha yanakuwa magumu na changamoto ni nyingi hivyo ni vyema kufanya ukaguzi wa macho mara kwa mara na kuepuka mambo yanayoweza kuumiza macho kama vile kutazama skrini kwa muda mrefu bila mapumziko yanaweza yakaleta kuweza kuthuru macho na kuweza kumaliza nguvu za macho.

Hoteli ni sehemu au jengo linalotoa huduma za malazi, chakula na burudani kwa wengine au watalii Wanaotembelea eneo fulani kwa muda mfupi hoteli zina aina mbalimbali kulingana na ukubwa huduma na hadhi yake kutoka hoteli za bajeti zinazotoa, huduma za msingi, hadi hoteli za kifahari, zenye vyumba vya kupendekeza au kupendeza, mikahawa ya kiwango cha juu, bustani na maeneo ya starehe kama vile ya kueza kueza kupata michezo. Hoteli ni muhimu sana katika sekta ya utalii na biashara kubwa au biashara na ambazo n nzuri kwa sababu hutoa mahali pa kupumzika, kufanya mikutano na kuhudumia watu wanaosafiri kwa sababu za kibiashara au burudani. Zaidi ya kutoa malazi, hoteli nyingi hutoa huduma za chakula kumbi za mikutano na mara nyingine huduma za usafiri na muongozo wa utalii. Hoteli ni kitu na ambacho husaidia zaidi haswa watalii huweza kujinufaisha kupitia hoteli kwa kupata vyakula na malazi.

Hivi karibuni ni kipindi cha muda kilichopita si muda mrefu sana mara nyingine kinaashiria matukio au mambo yaliyotokea hivi karibuni katika siku, wiki au miezi michache iliyopita hivi karibuni watu huwa wanazungumza mambo ambayo bado ni ya sasa au hayajapita sana kama vile habari mpya, mabadiliko ya hali ya hewa, maendeleo ya teknolojia au matukio ya kijamii na kiuchumi. Kwa mfano, unaweza kusema hivi karibuni nilikutana na rafiki wa zamani au hivi karibuni kumetokea mvua kubwa katika mji wetu. Mambo hayo husaidia saidi kwa kuweza kutafakari au kuweza kuelezea zaidi jambo lilotokea au mambo yaliyotokea muda usiokuwa mrefu. Hivi karibuni huweza kuashiria mambo na ambayo ni mambo yametokea muda usiokuwa mrefu.

Naam matunda ni sehemu muhimu ya lishe ya binadamu kwa sababu ya navirotubishi vingi kama vitamini madini na vinyuzinyuzi ambazo husaidia kuimarisha afya Kuna aina nyingi za matunda kama vile matunda ya miti kama maembe machungwa na mipera avokado pamoja na matunda ya aldhi kama viazi vitamu au parachichi matunda ya na ladha tamu au chachu mara nyingi uliwa freshi lakini pia ya naweza kutumika katika juisi, saladi au vyakula vingine kupendelea matunda tofauti kuna tegemea ladha, msimu na upatikanaji vile vile matunda na ambayo ni mazuri husaidia mwili na kueza kueka afya ikae ikiwa afya nzuri, kueza kukupa mwonekano mzuri na matunda mengine huwa mazuri zaidi kwa kueza kuongeza damu na kusafisha damu.

Naam, kibodi nikifaa kinachotumika kuingiza data au amri kwenye computer simu au fifaa vingine vya elektroniki. Kwa kawaida, kibodi kinamfululizo wa vifungo vye vyenye herufi namba na alama mbalimbali ambazo mtu anabofye ili kuandika maneno, kuendesha programu au kufanya kazi nyingine za kidigitali. Kibodi ni sehemu muhimu sana katika matumizi ya kompyuta kwa sababu hutoa njia ya haraka na rahisi ya kuwasiliana na kifaa hicho. Kuna aina nyingi za kibodi kama vile kibodi cha kawaida cha kompyuta za mezani, kibodi cha simu au kompyuta za mkononi. Na pia hata kibodi za panya zinazotumiwa kwenye screen za FIFA vya kidinjitali pia kibodi hicho hutumika vizuri kwa kuweza kufinya au kuweza kufanyia kitu hicho kazi vizuri Zaidi ya kuingiza maandishi kibodi pia hutumika kwa amri maalum za computer na amri nambazo ni nzuri na kibodi hutumika kwa vitu vingi sana.

Pakua linamaanisha kupakua au kushusha faili programu picha video au aina nyingine yoyote ya data kutoka mtandao au chanzo kingine cha kidigitali kwenda kwenye kifaa chako kama simu kompyuta au kompyuta mpakato Pakua ni njia ya kupata au kuhifadhi kitu mtandaoni ili kiweze kutumika bila kuwa na uunganisho wa moja kwa moja au interneti baadae Kwa mfano, vile vile unapopakua programu kwenye simu yako kutoka kwenye duka la programu au vile vile app Store au unapakua faili la mziki kutoka kwenye tovuti unalifanya ili uweze kuipata hata kama huna mtandao au hauna hauko kwenye interneti ama vile vile hauna data ili uweze kuja kuitazama badaye kupakua ni mchakato wakawaida sana katika matumizi ya teknolojia na husaidia sana kwa kuwa wakati hauna interneti ama hauna data unaeza kupakua ili uweze kuja kutazama kitu hicho mda wako wa mapumziko.

Naamu tafta linamanisha kutafta au kujaribu kupata jambu fulani tarifa mtu au kitu kwa kutumai njia au kutumia njia mbali mbali katika maisha ya kila siku tunatumia neno hili tunapo kuwa tunahitaji kupata kitu ambacho hatujiwi au hatu kutambua kama vile kutafta tarifa mtandaoni kutafta kazi au hata kutafta vitu vya nyumbani katika teknolojia tafta mara nyingi hutumika kueleza shuguli ya kutafta habari kwenye mtandao kwa kutumia nchi nchi za utafutaji au njia za utafutaji kama vile google au kutafta faili kwenye kompyuter hii usaidia sana na kuweza kupata mambo nambao na hitaji kwa haraka na kwanjie rahisi.

Naam ratiba ni mpango au orodha ya shuguli matukio au kazi zinazopaswa kufanyika katika kipindi fulani cha muda kama siku wiki au mwezi ratiba husaidia kupanga muda kwa usahihi kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati unaostahili na kuondoa usumbufu unaoweza kusababisha na ukosefu wa mpangilio vile vile mtu anaweza kuwa na ratiba ya kazi, ratiba ya masomo au ratiba ya shuguli za nyumbani Kupitia ratiba mtu anaweza kujua nilini atafanya kila jambo kueka vipau mbele na kupata mudawa kupumzika au kushugulika na mambo yake muhimu Pia katika mazingira ya kazi au shule ratiba ni muhimu sana kwa sababu husaidia kuendesha kwa shuguli kwa mpangilio na kuzuia mkanganyiko wa vitu na ambavyo havistahili au ratiba na mbazo sitaweza uweza kuwa na muongozo wa jinsia ya kutumia muda wa kufanisi na kufanikisha malengo ya muda mfupi na mrefu.

Naam bibi ni neno linalotumika kumrejeleshea au kumrejelea mama wa baba au mama wa mama Yani mzazi wa mzazi wa wako au kwa heshima kumuita mwanamke mzee katika familia au jamii bibi huwa mtu mwenye hekima, upole na uzoevu mkubwa wa maisha. Na mara nyingi huwa muhifadhi wa mila, desturi na hadithi za familia au jamii nambazo bibi ni mtu nambaye huifafadhi hadithi wa wanapukuzimulia hadithi sile huwa hadithi tamu zaidi na kukupa uweze kufurahia na kueza kusidhamini kwa kina. Vile vile bibi ni sehemu muhimu katika maisha ya familia kwani huwa muhudumu wa upendo na malezi na mara nyingi hutoa ushauri na msaada kwa watoto wa wajukuu. Katika tamaduni nyingi heshima kwa bibi ni kubwa sana na mara nyingi hubadilika au hutum kutambulika kwa majukumu ya kipekee kama vile kushiriki katika sherehe za familia au hata katika uamuzi wa mambo ya jamii.

Naam, chumba ni sehemu au nafasi ndani ya nyumba, jengo au sehemu nyingine inayotumika kwa madhumuni mbalimbali kama kulala, kufanya kazi, kupumzika au kukutana na watu Kila nyumba au jengo huwa na vyumba mbalimbali vinavyotengenezwa kwa madhumuni tofauti Kuna vyumba vya kulala, vyumba vya jikoni, vyumba vya kuishi au hata vyumba vya ofisi Chumba kinaweza kuwa kidogo au kikubwa na mara nyingi kinafaa na mahitaji ya watu wanaotumia sehemu hiyo vile vile msingi au misingi ya kubuni chumba ni kuhakikisha kinatoa faraja, usalama na kuendana na matumizi yanayokusaidia au yanayokusudiwa na chumba chenye mwanga mzuri pia huwa chumba sahihi zaidi Hawa hewa safi na mpangilio mzuri huchangia afya na ustawi wa watu wanaoutumia chumba kile.

Naam, bonasi ni malipo ya ziada au dhawabu inayotolewa kwa mtu kama zawadi au kutambua kazi nzuri, jitihada za ziada au mafanikio katika kazi. Biashara au shughuli nyingine, bonasi inaweza kuwa kwa fedha, bidhaa au huduma na mara nyingine hutolewa pamoja na mshahara au malipo ya kawaida. Vile vile wafanyakazi wanapopewa bonasi kama sehemu ya kuwahamasisha kufanya kazi kwa bidii kufanya kazi nzuri zaidi au kama zawadi kwa kufanikisha malengo ya kampuni vizuri. Katika biashara wateja pia wanaweza kupatiwa bonasi kama punguzo au zawadi za ziada ili kuwahamasisha kuendelea kununua bidhaa au kupata huduma nambazo ni nzuri katika maeneo yale. Bonasi ni njia nzuri ya kudhamini juhudi za mtu na kuongeza motisha na pia inaweza kusaidia kujenga mahusiano mazuri kazini au katika biashara zako na ambazo unazoendelesha Unapo pea watu bonasi huwa watu hufurahia zaidi na kuweza kuongeza juhudi za kuweza kununua bidhaa kwenye makampuni yako ama kwenye duka lako.

Naam, nne ni nambari inayofuata tatu kabla ya tano, katika mfululizo wa nambari za asili, katika hesabu na nne ni nambari ya kawaida inayotumika kuhesabu vitu, kupanga vitu katika vikundi au kuonyesha nafasi katika mfululizo vile vile ikiwa una vitabu vinne ina masna una vitabu vinavyohesabika mara nne Nne pia inaweza kuwakilisha vitu vinne kama vidole miguu Unaweza ukahesabu iwapo ni kalamu unahesabu nne Ata vile vile unaweza ukahesabu vitu mbalimbali kwa kutumia neno nne katika tamaduni mbali mbali nambari nne inaweza kuwa na maana tofauti wa baadhi ni nambari ya kawaida kabisa lakini kwa baadhi ya tamaduni inaweza kuwa na maana maalumu au hata kuepukwa kutokana na imani.

Naam, babu ni neno linalotumika kumrejelea baba wa baba, yani babu wa mzazi wa baba au mama, au kwa ujumla mtu wa kizazi cha zamani sana katika familia au jamii babu huwa ni mtu wa heshima kubwa ambaye mara nyingi huonekana kama muhifadhi wa mila, hadithi na hekima za familia au jamii katika tamaduni nyingi babu anachukuliwa kukuwa msingi wa familia na mara nyingi hutoa ushauri, msaada wa kiroho na huthibitisha utamaduni na maadili ya kikazi kipya au kizazi kipya kinacho tarajiwa babu ni mtu aliyepita na kuwacha urithi muhimu wa maisha na desturi kwa vizazi Kumbukumbu za babu zina dhamani kubwa kwa familia kwani hutoa hisia za asili, tulivu na mshikamano katika familia au jamii vile vile babu ni mtu aliye na heshima zake kwa kuwa ameweza kulinda familia kutokana na mambo mingi au miaka mingi babu heshima zake ni nzuri kwa sababu ni mtu wa kuweka tamaduni na kuweza kufuata tamaduni kwa njia inayo stahili.

Naam hasara ni hii hali au matokeo ambapo mtu kampuni au tasisi hupata upotefu wa raslimali fedha au dhamani fulani Baada ya kupata faida au manufaa hasara inaweza kutokea kwa sababu mbalimbali kama vile biashara kushindwa kuuza bidhaa majanga ya asali au majanga ya asili ya nayoweza kukumba biashara makosa ya usimamizi au hata sababu za nje kama mabadiliko ya soko au ushindani mkali Pia katika biashara hasara hutokea wakati mapato yanapokuwa chini kuliko garama za kuendesha biashara na hii inaweza kusababisha kampuni kushindwa au kupunguza shuguli zake katika maisha ya kila siku mtu anaweza kupata hasara kwa kupoteza vitu vya dhamani au kupoteza fursa za kazi vile vile kuelewa hasara ni muhimu kwa sababu hutoa funzo na fursa za kuboresha mipango na mikakati ya kuepuka matatizo yanayoweza kutokea tena Pia ni sehemu ya kawaida katika maisha na biashara na mtu ana taasisi bora huwa na uwezo wakujifunza kutokana na hasara hizo na kuendelea mbele kwa busara zaidi na kuweza kutia fora katika kazi yake ili asieze kupata hasara nyingi kama aliopata kwa umuda uliopita ama aheze kuboresha kazi yake saidi aheze kupata matokeo mazuri.

Naam, kaskazini ni mwelekeo wa dunia unaowashiria upande wa juu kwenye ramani Kaskazini huwa upande unaopakana na kusini na ni moja ya mwelekeo kuu wa nne pamoja na mashariki Magharibi na kusini mashariki kila kusini mashariki katika matumizi ya kila siku kaskazini hutumika kueleza mwelekeo wa kusongea au mahali fulani kwa vile kusema nchi za kaskazini huonyesha maeneo yaliyoko upande wa juu wa ramani vile vile kaskasini pia lina umuhimu mkubwa katika uramba usamahani Urambazaji na mwelekeo hasa kwa kutumia kompasi au teknolojia za GPS ambazo hutoa mwelekeo wa kaskazini kama msingi wa kupata mwelekeo sahihi duniani. Kaskazini huwa ni kitu na ambacho ni kizuri kwa kuweza kutumia GPS ama kompasi kwa kuweza kukupa mwelekeo na ambao ni mwelekeo sahihi. Vile vile watu wanaposema tunaelekea kaskazini maana yake wanakwenda upande wa kaskazini wa eneo walilopo au katika baadhi ya tamaduni, kaskazini linaweza kuwa na maana za kihistoria au kitamaduni.

Naam kampuni ni shirika la kibiashara au taasisi inayojihusisha na uzalishaji wa bidhaa au utowaji wa huduma kwa lengo la kupata faida. Kampuni inaweza kuwa ndogo kubwa ya umma au binafsi na mara nyingine huwa na muundo wa usimamizi unaojumuisha Minejmenti au manejmenti na ambayo ni nzuri wakati mwingine wafanyakazi na wamiliki wana au wanahisia Kampuni hufanya kazi katika sekta mbalimbali kama vile uzalishaji wa bidhaa teknolojia huduma za kifedha afya elimu bora na biashara za reja reja Lengo kuu la kampuni ni kutoa bidhaa au huduma zinazokithi mahitaji ya wateja na kufanya biashara kwa faida endelevu na faida itakayoleta manufaa kwenye kampuni vile vile kampuni huandikishwa kisheria na kupewa jina rasmi na lazima itimize masharti ya sheria za biashara hasaa katika nchi husika Kampuni pia inaweza kushiriki na taasisi nyingine kuanzisha matawi na kutumia mbinu mbalimbali za masoko ili kuongeza wateja na faida zaidi.

Naam, biashara ni shughuli au mchakato wa kununua, kuuza au kubadilisha bidhaa na huduma kwa lengo la kupata faida. Biashara inaweza kufanyika kwa kiwango kidogo kama kuuza vitu vya nyumbani au katika soko la mtaa au kwa kiwango kikubwa kama kampuni zinazozalisha bidhaa nyingi au kutoa huduma mbalimbali kwa wateja wengi katika biashara, mtu au shirika huwezeka raslimali kama fedha muda na juhudi ili kupata bidhaa au huduma ambazo zitauzwa kwa bei inayowezesha kupata faida nyingi. Biashara pia inajumuisha maswala ya usimamizi masoko, uuzaji na huduma kwa wateja ambao wananunua. Vile vile, biashara ni sehemu muhimu ya uchumi wa nchi yoyote kwa sababu hutoa ajira, hukuza ujasiri na huchangia mapato ya serikali kupitia kodi. Ili kufanikisha biashara, mtu anahitaji kuwa na mpango mzuri, maarifa ya soko na uwezo wa kuendana na mabadiliko ya mazingira ya biashara Iwapo yataharibika ama yatabaki kuwa mazingira mazuri uwe na uzoefu huo.

Naam, mawingu ni mkusanyiko ya maji au vumbi vinavyoonekana angani kama mawingu yanayovutia macho, mawingu hutengenezwa wakati maji yanayo yeyuka kutoka ardhini au baharini, Yanapopanda angani na kuyeyuka kuwa mvuke kisha kuungana na kuunda matone madogo madogo ya maji au chembechembe za barafu, pia kuwa ya aina mbali mbali kama mawingu meusi yanayoweza kuleta mvua au mawingu meupe na mepesi vile vile mawingu ni sehemu muhimu katika mzunguko wa maji. Au dunia kwa sababu yanasaidia kusafirisha mvuke wa maji na kuleta mvua ambayo ni chanzo kikuu cha maji safi ardhini pia ni mawingu huwathiri hali ya hewa. Na joto kwa kuzuia mwanga wa jua kuingia moja kwa moja ardhini au kuhifadhi joto wakati wa usiku. Katika maisha ya kila siku, mawingu pia huleta hisia tofauti kama hali ya utulivu au hata tahadhari ikiwa yanapita kwa mawingu ya mvua au dhoruba. Mawingu ni kitu ambacho ni kizuri na huweza kukupa macho kwa kuweza kuona muonekano mzuri.

Naam, joto ni kiwango cha hali ya hewa kinachoonyesha jinsi mazingira au kitu kinavyopata au kutoa joto Hali ya joto hupimwa kwa kutumia kipimo kama nyuzi yaani Celsius vile vile joto linaadhiri mambo mengi katika maisha yetu kama vile hali ya hewa afya na hata shughuli za kila siku katika mazingira ya joto, linaweza kuathiri upatikanaji wa maji, ukuwaji wa mimea na maisha ya wanyama kwa binadamu. Joto linaweza kuathiri namna tunavyohisi hali ya joto kali inaweza kusababisha jasho na uchovu. Wakati mwingine, joto au baridi huweza kusababisha baridi na matatizo ya kiafya kama homa. Pia joto ni muhimu katika teknolojia na viwanda ambapo viwango maalumu vya joto huhitajika kwa mchakato wa usalishaji au kifaida au kuhifadhi bidhaa vizuri ili ziweze kukaa mahali na ambapo pana joto Iwapo ni viwanda vya simiti, simiti huhitaji mahali na ambapo pana joto ili zisiweze kushikana.

Naam, kongamano ni mkutano mkubwa unaowahusisha watu kutoka sekta mbalimbali, mashirika au nchi, tofauti ili kujadili masuala ya pamoja, kubadilisha mawazo na kupanga mikakati ya pamoja Kongamano linaweza kuwa la kitaalamu, kisiasa, kijamii au la biashara na mara nyingi huandaliwa kwa lengo la kushugulikia changamoto, kuanzisha ushirikiano au kuhamasisha maendeleo katika eneo fulani katika kongamano huwa na mihadhara au majadiliano ya nayo wahusisha au mara nyingi maonyesho ya nayo husiana na muda au muda wa kongamano Wahudhuri aji upata fursa ya kujifunza mambo mapya kuungana na watu wenye ushawishi na kuleta mabadiliko chanya katika sekta zao au jamii vile vile kongamano la afya linaweza kuwaleta pamoja madaktari wataalamu wa afya na watafiti kujadili mbinu za kuboresha huduma za afya.

Na ambustani ya uma ni sehemu wazi iliyotengenezwa na kutunzwa kwa ajili ya matumizi ya watu wote katika jamii bustani hizi hutoa na fasi ya kupumzika burudani na mazoezi kwa watu warika zote Mara nyingi bustani za uma huwa na miti maua maeneo ya kupumzikia kama viti na maegesho ya watoto Namara nyingine pia zinafaa vya michezo au maegesho ya mazoezi. Bustani zauma ni muhimu sana kwa afya ya jamii kwa sababu hutuoa hewasafi na fasi ya kukutana na watu na kusaidiana kupungusa msongo wa mawazo. Vile vile huwa sehemu ya kupumzika na kuondoa mkazo wa maisha ya kila siku. Pia bustani husaidia saidi au bustani za uma zinaweza kuwa sehemu za sherehe, maonesho au mikutano ya jamii katika miji mingi bustani za umani sehemu za au sehemu ya miondo mbinu ya kijami inayolenga kuboresha maisha ya wakaazi kwa kutoa maeneo salama na mazuri ya kupumzikia ili kuweza kuondoa msongo wa mawazo na kupata raha pale mnapopata muda wa mapumziko.

Maktaba ni sehemu au taasisi inayo kusanya kuhifadhi na kutoa huduma za kusoma au kukopesha vitabu nyaraka na vianzo vingine vya tarifa kama magazeti Majarida na sasa hata vifaa vya kidigitali, maktaba hutumika na watu mbalimbali ikiwa nipamoja na wanafunzi, watafiti, walimu na jamikoa ujumla kwa ajilia kujifunza kufanya utafiti au kupata burudani kupitia kusoma. Vile vile maktaba hutoa mazingira tulifu na yenye utaratibu ambapo watu wanaweza kusoma na kujifunza kwa utulivu katika maktaba. Katika maktaba nyingi pia kuna huduma za mtandao na vifavya computer vina vio saidia kupata tarifa kwa haraka zaidi Haidha maktaba hutoa mafunzo ya usomaji na utafiti au utafitaji watarifa kwa watu wanaweza kutaka kujua mambo mengi au watumiaji wake Zaidi ya maktaba za shule uma kuna maktaba maalumu zinazo jikikita kwenye nyanja fulani kama maktaba za taasisi za serikali.

Naam, teknolojia ni matumizi ya maarifa, zana, machine, mbinu na mifumo inayotumika kutatua matatizo au kuboresha maisha ya binadamu, haswa maisha ya kisasa teknolojia inaonekana katika kila nyanja ya maisha kutoka kwenye vifa, vyakielektroniki kama simu na kompyuta, hadi katika sekta za kilimu, afya, ushauri na mawasiliano Kupitia teknolojia watu wanaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kwa hekima na kwa bidii kuwasiliana haraka kupata taarifa kwa urahisi na kufanikisha mambo ambayo hapo zamani yangeweza kuwa magumu au ayangewezekana mfumo mzuri ni matumizi ya intaneti ambayo imeruhusu dunia kuwa ndogo kwa njia ya kuunganisha watu kutokana sehemu tofauti tofauti za dunia kwa wakati mmoja Pia teknolojia ina changamoto zake kama vile usalama wa taarifa faraga na athari za kijamii ambazo zinahitajika au zinahitaji kutatuliwa kwa busara ili kuendesha kufurahia manufaa yake na kueza kujikuza kimaisha kwa kutumia teknolojia.

Naam, bonyeza ni kitendo cha kubovia au kugusa kifungo, kitufe au sehemu ya kifaa kama simu, kompyuta au machine ili kutoa amri au kuchukua hatua fulani kwa kuweza kutuma au kwa kuweza kuandika Iwapo ni arafa unayoandika, unaweza kubonyeza ili kueza kuituma Kwa mfano vile vile, unapobonyeza kitufe cha simu, unaweza kufunga programu kupiga simu au kutumia ujumbe mtu na ambaye unahitaji kumtumia au kuweza kumpa ujumbe ule. Bonyeza pia hutumika katika matumizi ya teknolojia kidigitali kama kwenye tovuti au programu ambapo bonyeza sehemu fulani kama ni lazima uweze kuibonyeza ili uendelea kwenye ukurasa mwingine au kufanya shughuli maalumu. Katika maisha ya kila siku bonyeza ni mojawapo ya njia rahisi na za kawaida za kuwasiliana na vifaa vya kielektroniki na kutekeleza amri kwa haraka na usahihi na urahisi.

Naam duka ni sehemu au biashara inayouza bidhaa au huduma kwa wateja kwa ajili ya matumizi au binafsi au biashara dukani watu huweza kununua bidhaa mbalimbali kwa vya vyakula, nguo, vifaa vya nyumbani au bidhaa za elektroniki kulingana na aina ya duka Kuna maduka madogo madogo ya mtaani, maduka makubwa ya reja reja au maduka na ambayo ni maduka maalumu yanayouza bidhaa za aina moja kama duka la vitabu au duka languo. Duka huwa sehemu muhimu katika maisha ya kila siku kwa sababu hutoa mahitaji ya msingi kwa watu katika jamii wa miliki wa maduka kujifunza jinsi ya kusimamia biashara yao kwa kuhakikisha wateja wana ridhika kuweka bidhaa bora na kuendana na mahitaji yao ili waeze kuboresha kazi za duka.

Naam, kubwa ni neno linalotumika kueleza kitu chenye ukubwa, mkubwa, lenye nguvu au lenye umuhimu mkubwa zaidi ikilinganishwa na vitu vingine. Kinaposemwa kubwa, inaweza kumaanisha ukubwa wa kiumbe, kitu, tukio au hata hisia. Vile vile nyumba kubwa ina nafasi zaidi kuliko nyumba ndogo au mtu mwenye nguvu kubwa ana uwezo wa kufanya kazi nzito zaidi katika maisha na vile vile ni jambo kubwa linaweza kuwa changamoto kubwa mafanikio makubwa au tukio lenye umuhimu mkubwa katika maisha ya mtu au jamii.

Naam, jioni ni sehemu ya siku inayofuata mchana na kabla ya usiku, ambapo jua linaanza kuzama na mwanga wa asili hupungua polepole katika jioni. Hali ya hewa huwa ya baridi kidogo ukilinganisha na mchana na watu wengine hutumia muda huu kupumzika kufanya shughuli za nyumbani au kukutana na familia na marafiki. Jioni pia ni wakati mzuri wa kutafakari kuandaa mipango ya kesho au kufurahia mandhari ya asili kama machweo ya jua ambayo hua maridadi sana. Katika tamaduni mbalimbali jioni inaweza kuwa na umuhimu wa kiroho au kijamii kama vile wakati wa maombi au sherehe za familia. Kwa kawaida jioni huleta hisia za utulivu na kupumzika baada ya shughuli nyingi za mchana na kipindi kinachopendwa na watu wengi kwa ajili ya kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia mapumziko ya muda mfupi kabla ya kuweza kuamka siku itakayofuata.

Naam, neno karibu lina maana nyingi na linaweza kutumika katika muktatha tofauti tofauti lakini kwa msingi wake linaonyesha hali ya upana na nafasi wakati wa uhusiano wa karibu na mtu au kitu fulani. Kwanza karibu hutumika kueleza umbali wa karibu kama mtu anaposema niko karibu na shule au inaonyesha kuwa yuko katika eneo la karibu na shule hiyo Si mbali sana hii ni njia rasmi ya kueleza nafasi au mahali mtu au kitu kipo Pia, neno hili huli napotumika kama salamu au mwaliko, linaonyesha ukarimu na furaha ya kupokea wengine au watu wengine, vile vile unaposema karibu nyumbani kwangu, unamuonyesha au unawaonyesha watu kuwa unawaingia mahali au unaingiana mahali salama na pakupumzika ili kuweza kupata raha Neno karibu huwa lina maana nzuri na ni neno nzuri kwa kueza kutumia wakati mwingi.

Gari ni chombo cha usafiri kinachotumika kusafiria au kusafirisha watu au mizigo kutoka mahali moja hadi pahali pengine Kuna aina mbalimbali za magari kama vile magari ya abiria, malori ya kubeba mizigo, baiskeli za moto, almarufu pikipiki na magari maalumu kama vile ambulensi au magari ya zimamoto magari yanayoendeshwa kwa kutumia injini ambayo mara nyingi hutumia mafuta kama petroli, diseli au umeme katika magari ya kisasa. Magari yamekuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku kwa binadamu au kwa sababu yanarahisisha usafiri wa haraka na umbali mrefu. Kuunganisha miji na miji au miji na vijiji na kuwezesha biashara na shughuli za kiuchumi kuwa bora zaidi na kuweza kuinua vile vile matumizi ya magari yameleta mabadiliko makubwa katika jamii na uchumi Lakini pia yameleta changamoto kama msongomano wa magari uchafu wa mazingira na ajali za barabarani.

Mafanikio ni matokeo mazuri au mafanikio yaliyopatikana baada ya juhudi, kazi ngumu na nidhamu nzuri katika kufanikisha malengo fulani maishani kazi au masomo Mafanikio yanaweza kuwa ya aina mbali mbali, ya kitaaluma, kifedha, kijamii au ya binafsi au vile vile mafanikio ya afya nzuri kama kupata cheti cha elimu, kufanikisha mradi wa biashara au kufanikisha lengo la afya bora. Vile vile kufanikisha jambo, kuna hitaji mipango mizuri, azma dhabiti na uwezo wa kushindana na changamoto zinazo jitokeza katika njia. Mafanikio si tu kuhusu kupata matokeo mazuri bali pia ni kuhusu kujifunza kutokana kwenye mabadiliko na kushindana na vizingiti vinavyoweza kuletea athari na ambaso si nzuri Pia kwa watu wengine mafanikio huleta furaha, kuridhika na motisha ya kuendelea kufanya kazi zaidi na kufanya kazi kwa makini Mafanikio pia huchangia kuimarisha heshima na hathi katika jamii na mara nyingi au mara nyingine huwezesha mtu kusaidia wengine kwa njia tofauti iwapo ni njia sa kifedha ama kuweza kuwapa chakula kwa watu wasiojiweza au watu walio na maisha duni.

Naam, kamwe ni neno linalotumika kuonyesha kutojulikana au kutotokea kwa jambo fulani daima au kwa hakika linatumika kuashiria hali ya ukamilifu wa kutojulikana kutotokea au kutotekelezwa kwa jambo lolote bila ya kubadilika Pia kusema kamwe sitakwenda maana yake mtu huyo hana mpango kabisa wa kuenda mahali pale au kuweza kufanya jambo lile au kuweza kuenda mahali alipotumwa iwapo ni kuenda kwenye mkutano mtu yule hana mipango ile na hilo ni la hakika. Vile vile katika muktadha wa maadili au ahadi, mtu anaweza kusema kamwe sitarudia kosa hilo, ataeza kuwa amekiri makosa yake na kusema hatayarudia tena, akimaanisha kuwa ataepuka kufanya kosa hilo mara nyingine yoyote. Vile vile neno kamwe ni kitu ambacho kinatumika zaidi haswa mtu anapokosea, anapokuwa anakiri makosa yake, akitumia neno kamwe ni kumaanisha hatarudia makosa yale tena au daima.

Naam, mradi ni mpango au shughuli maalumu inayopangwa kwa lengo la kufanikisha jambo fulani ndani ya muda uliowekwa na rasilimali zinazopangwa Mara nyingine miradi huwa na hutoa tofauti zinazofuata kama kupanga, kutelekeza, kufuatilia na kukamilisha ili kufanikisha au kufanikia malengo yaliowekwa mradi unaweza kuwa wa aina mbalimbali kama mradi wa biashara, mradi wa kijamii au maendeleo au vile vile kitaaluma. Vile vile mradi ujenzi wa shule hujumuisha kazi kama kuchora ramani, kupata vifaa vya kueza kufanyia kazi, kuajiri wafanya kazi na ambao wataka ushiriki kwenye kazi hile ya ujenzi na kusimamia ujenzi mpaka shule hiyo itakapokamilika. Mradi hutoa muundo na muongozo wa jinsia kazi zitakavyo fanyika kwa ufanisi na kuwa kwa mpangilio. Kufanikisha mradi kuna hitaji usimamizi mzuri, mawasiliano bora na utayari wa kushughulikia changamoto za aina yeyote.

Uchambuzi ni mchakato wa kuchunguza kwa kina na kwa umakini sehemu taarifa au jambo fulani ili kuelewa vipengele vyake Muendano na maana yake kwa undani zaidi uchambuzi hutumika katika nyanja nyingi kama ya sayanzi biashara elimu na hata maisha ya kila siku Hili kusaidia kufanya maamuzi bora na kutatua matatizo katika biashara uchambuzi wa soko, ufanyika ili kuelewa mahitaji ya wateja, ushindani na nafasi ya bidhaa au huduma katika soko. Hii husaidia kwa kampuni kupanga mikutano au mikakati inayofaa ili kuweza kuboresha michakato ili kufanikisha malengo yake katika sayansi. Watafiti uchukua matokeo ya majaribio ili kufanikisha hitimisho sahihi kuhusu na vile vile kuweza kufanya mambo na ambayo ni muhimu ili kuweza kuchambua ma mabadiliko hayo na kueza kujua kwa undani nini kinacho endelea au nini nini hicho kinacho fanyika.

Naam neno nakili hutumika mahali kwingi iwapo kunakifaacha kompyuta au simu Unapotaka kuueza kutumia maandishi kueza kuyanakili Unaweza kuna kili ili kuweza kutumia mtu mwingine bila kubadilisha kitu chochote Nakili ni kitu na ambacho huwa ni kwa haraka manake kimeweza kuandikwa au mtu ambaye aliweza kukiandika Aliandika kwa usahihi kwa ubunifu na kwa ustaarabu na kwa makini Kwa kuweza kutumia sentensi na ambazo ni nzuri hazina mabadiliko Unaponakili kitu iwapo ni maandishi au picha au unataka kunakili kitu kingine iwapo ni filamu unanakili kuweza kumtumia mtu mwenzako Hua ninjia rahisi na haraka kuweza kutuma.

Naam waridi ni aina ya ua maarufu linalopendwa sana kwa uzuri wake Harufu nzuri na rangi mbalimbali zinazovutia vile vile waridi huwa na maua yenye manyoya laini na maridadi zaidi na mara nyingi hutumiwa kama zawadi katika sherehe kama vile siku za kuzaliwa harusi au kama ishara ya upendo na heshima waridi pia ina maana ya kihisia katika tamaduni nyingi kwa mfano wa waridi mwekundu huashiria upendo na shauku waridi mweupe unamaanisha usafi na heshima na waridi wa rangi nyeusi unaweza kuonyesha upendo na marafiki au heshima vile vile uzuri wake au uzuri wa waridi hutumika pia katika usalishaji wa harufu, dawa za mimea na mambo mbalimbali.

Mguu ni sehemu ya chini ya mwili wa binadamu au mnyama inayotumika kusogea au kuhimili uzito wa mwili. Binadamu ana miguu miwili kila mmoja ukiwa na sehemu mbalimbali kama vidole kidole gumba. Miguu hutoa msaada mkubwa katika kusimama kutembea kukimbia na kufanya shughuli nyingi za kila siku. Mguu una misuli, mifupa, mishipa na damu na viungo vinavyowezesha mtu kusogea kwa uhuru na usawa. Pia mguu ni sehemu muhimu kwa afya ya mtu kwa sababu hutoa usawa wa mwili na nguvu za kusogea. Katika maisha ya kila siku, tunapaswa kuwatunza au kuweza kutunza miguu yetu kuvalia viatu vinavyofaa, kufanya mazoezi ya kuimarisha misuli ya miguu yetu ili, miguu yetu iwe sawa na iwe miguu yenye nguvu na afya nzuri.

Naam, tano ni nambari ya asili inayofuwa tane kabla ya sita katika mfululizo wa hesabu, katika maisha ya kila siku tano hutumika kuhesabu vitu kuonyesha idadi au nafasi katika mfululizo wa vitendo vile vile kama una vitabu vitano inamana una vitabu vingi vina vio hesabika maratano nambari tano pia inaweza kuwakilisha vitu muhimu kama vidole kwenye mkono au kwenye mguu, watu au mtu mmoja au sehemu katika michezo na mashindano mbalimbali. Katika tamaduni tofauti, tano inaweza kuwa namaana ya kipeke kama vile kuwakilisha vitu muhimu au ishara za kidini. Katika hesabati, nambari tano ina nambari ya kwanza au ndiyo nambari ya kwanza ya izio ya kusanyiko wa nambari za msingi na aina umuhimu katika hesabu na takwimu. Nambari tano ina maana nyingi kwenye tamaduni na ina maana tofauti tunapokuja kwenye masomo.

Naam mpango ni muundo wa hatua au mikakati inayopangwa kabla ya kufanya jambo fulani ili kufanikisha malengo au matokeo yanayotakikana vile vile mpango huwezesha mtu au kikundi kuandaa raslimali kupanga ma mda na kueka taratibu za utekelezaji ili kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi na kwa mpangilio mzuri katika maisha, tunaweza kuwa na mipango ya aina mbalimbali kama vile mpango wa masomo, biashara, safari na au hata mpango wa wa maisha au unaojitolea kuweza kupanga maisha yako vizuri. Malengo ya mda mfupi na mrefu. Kuwa na mpango mzuri husaidia kuepuka usumbuvu kupunguza hatari na kuongeza nafasi ya kufanikisha malengo. Mpango mzuri unahitaji kuthaminiwa hali ya sasa kubaini changamoto zinazoweza kutokea na kuandaa mbinu za kukabiliana nazo pia. Mpango unahitaji kufuatiliwa na kurekebishwa mara kwa mara ili kuendana na mabadiliko yanayotokea.

Baridi kidogo ni hali ya hewa ambapo joto linaanza kupungua kidogo ukilinganisha na joto la kawaida au jioni Lakini bado si baridi kali sana hali hii mara nyingi husababisha hisia ya kupendeza au ya kufurahisha hasa baada ya joto kali la mchana baridi kidogo inaweza kuleta utulivu mwilini kusaidia kupunguza na mara nyingine kutoa nafasi nzuri ya kuvaa nguo nyepesi kama koti la mwanga au sweta au kukaa tisheti katika maeneo yenye msimu wa baridi, baridi kidogo inaweza kumaanisha joto la jioni au asubuhi ambalo haliadhiri sana mbali linafanya hali kuwa nzuri zaidi. Pia, watu hupenda hali ya baridi kidogo kwa sababu huleta raha ya mapumziko kuondoa jasho na kufanya shughuli za nje kuwa za kufanikisha zaidi na kueza kujituliza kwenye baridi na ambayo si baridi zaidi huleta muonekano mzuri na utulivu wa mwili.

Naam, mnunuzi ni mtu au shirika linalonunua bidhaa au huduma kutoka kwa wauzaji kwa ajili ya matumizi binafsi. Biashara au shirika lao, mnunuzi ana jukumu la kuchagua bidhaa zinazokidhi mahitaji yao kulinganisha bei na ubora na kuhakikisha ununuzi unafanya kwa ufanisi ili kupata dhamani bora kwa pesa walizotumia. Katika biashara mnunuzi ni sehemu muhimu sana kwa sababu wao huchangia moja kwa moja katika mchakato wa kupata mali ghaifu au mali safi au bidhaa zinazo hitajika kwa ajili ya uzalishaji au kuuza tena. Mnunuzi mzuri huchukua tahadhari katika kuchambua soko kutafuta wauzaji wa kuaminika na kufanya maamuzi ya busara maamuzi na ambayo ni mazuri ili kuepuka hasara au upotevu Zaidi ya hilo mnunuzi anapaswa kuwa na ujuzi wa mazungumzo, ufuatiliaji wa mikataba na uwelewa au wa masoko ili kueza kufanikisha manunuzi na ambayo ni mazuri manunuzi muhimu.

Kushoto ni muelekeo wa dunia unaoashiria upande wa mkono wa kushoto wa mtu Anapotazama mbele kwa kawaida kushoto ni kinyume na kukulia na kutumia kuelekeza mahali au mwelekeo katika maisha ya kila siku mfano kusema geuza kushoto maana yake geuza upande wa mkono wa kushoto Pia katika muktadha wa maelekezo maneno kama kushoto na kulia hutumika zaidi au kusaidia watu kupata njia sahihi au kueleza nafasi za vitu kwa urahisi. Kushoto pia linaweza kumaanisha upande wa kati ya vitu viwili au zaidi au kueleza mwelekeo katika michoro, ramani na maelezo ya kimikakati. Katika tamaduni balimbali kushoto linaweza kuwa na maana za kipeke kama vile katika baadhi ya maeneo ambapo kushoto hutumiwa kuwa na maana tofauti na kulia. Kwa kawaida kushoto ni mwelekeo wa kawaida na muhimu sana katika kueleza mwelekeo wa mwelekeo wa mwili. Kushoto huwa na maana tofauti kwenye tamaduni manake unaeza ukapata wanalitumia kama jina la mahali au jina la kitu fulani.

Nyeupe ni rangi inayo wakilisha mwanga na mara nyingine huhusishwa na usafi, utulivu na amani katika maisha ya kila siku. Nyeupe hutumika kuonyesha usafi wa vitu kama nguo, nyumba na fifaa vya kiafya. Pia nyeupe ni rangi inayopendwa sana katika mavazi ya harusi na sherehe za kidini kwa maana ya usafi na kuanza upya. Vile vile nyeupe inaweza kuashiria hekima, heshima na upendo wa kweli katika tamaduni mbali mbali. Nyeupe ni rangi ya majonzi na maziko.

Naamu, ndogo ni neno linalotumika kueleza kitu au mtu mwenye ukubwa mdogo au wakipimo kidogo Ukilinganisha na vitu vingine, inaweza kumaanisha vitu vidogo kimwili kama mtoto mdogo nyumba ndogo au kitu kidogo chakuishi vile vile unawesa ukasema ngombe mdogo, kuku mdogo au mbuzi mdogo Zaidi ya ukubwa, ndogo inaweza pia kueleza kiwango cha muda kiasi au umuhimu kama kiasi kidogo cha pesa au kiasi kidogo cha muda vile vile katika maisha, maeneo kama ndogo yanatumiwa sana kutufafanulia tofauti za ukubwa au kiwango kwanjia rahisi na inayofahamika rahisi ndogo hutumika kwenye vitu mbalimbali na inamana nyingi.

Naam, samahani ni neno linalotumika wahasua wakati umeeza kumkosea mtu au wakati unapohitaji kufanya chuchote au wakati mahali pana msongomano wa watu unataka kupita neno hili hutumika saidi Kwa mfano, ukitaka kumuambia mtu, samahani ni pishe njia vile vile neno hili hutumika zaidi unapotaka kuomba kitu iwapo unataka kuomba simu, utaanza kwa kusema Samahani nisaidie simu yako vile vile neno hili ni neno na ambalo ni la heshima saidi iwapo umekosea mtu kwa kueza kujirekebisha au kwa kuweza kujipa muonekano mzuri na kwa kueza kutengeneza heshima yako na kutengeneza jinalako Neno samahani ni nzuri saidi kwa kueza kutumia wakati umeeza kukosea ama wakati unataka kujirekebisha kwa makosa na ambayo ulio yafanya au kwa makosa ambayo umeeza kumfanyia mtu unaeza ukatumia neno samahani ni nzuri sana kwa kurekebisha makosa.

Naam, bandika ni kitendo cha kueka nakala ya maandishi, picha au faili kutoka sehemu moja ya kompyuta au kifaa kingine kuenda sehemu nyingine baada ya kunakili. Hii inamaanisha kuhamasisha taarifa bila kuandika tena au kupoteza mwelezo. Vile vile unapopata sehemu ya maandishi kwenye hati ya kompyuta na unataka kueka kwenye barua pepe au faili nyingine yoyote ile unatumia amri ya kubandika maandishi yale pale baada ya kufanya nakili. Hii hufanyika kazi au hufanya kazi ieze kuwa rahisi na hutoa usahihi zaidi kwa kuondoa nini hitilafu au kutoa hitilafu zinazowezesha au zinazowezekana kutokea wakati wa kuandika upya au wakati unapotaka kuweza kurudia Iwapo ni swali au iwapo ni maandishi unapotaka kuyarudia Unaeza pata, unaeka makosa pale katikati Lakini unapotumia bandika au kueza kuyanakili tu na kueza kutuma ni njia rahisi saidi ya kuweza kutumia matumizi ya kawaida, bandika hutumika pia kuonyesha hatua ya kueka kitu mahali pasipo kuibadilisha asili yake tena.

Naam, neno kawaida li lna maana nyingi haswa kwenye maisha ya kawaida yana maana ya shughuli za kila siku ambazo mtu hufanya bila mabadiliko makubwa kama kuenda shuleni au kuenda kazini au kufanya mambo yako ya kawaida au kufanya shuguli za nyumbani kawaida pia hutumika kuonyesha jambo ambalo halijafunja kanuni au taratibu za kawaida kama tabia ya kawaida au mwendo wa kawaida wa mtu. Katika maisha, kuishi kwa njia ya kawaida kunasaidia mtu kuwa na utulivu na mpangilio na kuzuia mkanganyiko au msongo wa mawazo Lakini pia wakati mwingine watu hujaribu kubadilisha jambo la kawaida ili kupata mafanikio au kuboresha hali hiyo iwe hali nzuri na hali dhabiti.

Rangi ya chungwa ni rangi inayochanganya mwangaza wa nyekundu na njano na mara nyingi huonekana kama rangi ya machungwa yenye mwangaza wa joto na mvuto. Rangi hii ina hisia za nguvu furaha na mshikamano na hutumiwa sana katika mitindo ya mavazi, mapambo na matangazo kwa sababu huvutia macho na kuleta hamasa. Katika tamaduni mbalimbali rangi ya chungwa ina maana ya uhai, ubunifu na msisimuko, pia inaweza kushirikiana au kushiriki mabadiliko kwani ni hii rangi na ambayo ni nzuri zaidi na rangi na ambayo inavutia. Mpito katika ya rangi nyekundu na njano katika mazingira ya biashara rangi ya chungwa hutumika kuonyesha bidhaa au huduma zinazolenga kuleta nguvu na msukumo wa wateja. Zaidi ya uzuri wake rangi ya chungwa pia inaweza kuleta hisia za joto na unyenyekevu na mara nyingine hutumika katika maeneo ya mikutano au matukio ya kijamii ili kuhamasisha mawasiliano na ushirikiano kwa ukamilifu.

Naam, kabisa ni neno linalotumika kuonyesha hali ya ukamilifu, uhakiki au kutokosea. Kabisa katika jambo fulani, linamaanisha kitu kilichofanyika au kueleweka kwa kiwango cha juu, kabisa bila hitilafu au makosa ya aina yeyote. Nino hili huwa linatumika zaidi kwa mambo na ambayo ni mambo yalio kamilika na vile mambo na ambayo ni mazuri yasiyo na makosa. Mtu anaweza kusema kwa mfano nina kubaliana na wewe kabisa ambayo inaonyesha kwamba anaungana mkono kwa moyo wote bila shaka yoyote vile vile hilo ni sahihi kabisa na lina maana ya kuwa jambo hilo halina makosa au halina kasoro ya aina yoyote katika mazungumzo, kabisa hutumika kuongeza msisimuko au kuonyesha kuwa jambo linafanyika kwa ukamilifu au kwa kiwango kikubwa au viwango na ambavyo ni vizuri, viwango na ambavyo havina makosa ya aina yeyote.

Mkakati ni mpango au njia inayopangwa kwa uangalifu na kwa muda mrefu ili kufanikisha malengo makubwa au matatizo magumu. Mkakati hutumika katika nyanja mbalimbali kama biashara, siasa, jeshi na maisha binafsi ili kuhakikisha kuwa rasirimali zinatumiwa vizuri na hatua zinachukuliwa kwa mpangilio unaosaidia kufikia mafanikio. Katika biashara, mkakati unaweza kuwa mpango wa kuongeza mauzo, kuingia sokoni mpya au kuboresha huduma kwa wateja. Katika siasa, mkakati ni mbinu za kusawasisha watu au kushinda uchaguzi. Mkakati mzuri unahitaji utafiti, uchambuzi wa mazingira na uwezo wa kukubaliana wakati hali zinapobadilika. Vile vile mkakati ni msingi wa mafanikio makubwa kwa sababu hutoa mwelekeo na nidhamu na uwezo wa kushughulikia changamoto kwa busara na kueza kutatua migogoro au kuweza kutatua changamoto zote za kila aina kwa njia inayostahili na kwa ustaharabu.

Naam, shule ni taasisi au sehemu ambapo watu hasa watoto na vijana hujifunza masomo mbalimbali, njia ya mwalimu au kwa kutumia vifaa vya kielimu. Shule ni sehemu muhimu sana katika jamii kwa sababu kutoa elimu maarifa na ujuzi unaohitajika kwa maendelea ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Katika shule wanafunzi hujifunza masomo kwa hisabati, sayanzs, lugha, historia na sanaa pamoja na study za maisha kama maadili ushirikiano na mawasiliano shuleni pia ina mahali pa kukuza urafiki maadili, mema na kuwajenga vijana kukuwa raiya wazuri wa jamii shule zinaweza kuwa za msingi, za sekondari au za vyuo vikuu vya elimu ya juu. Na kila ngazi hutoa elimu inayolingana na umri na kiwango cha mwanafunzi. Zaidi ya hayo shule zina jukumu la kawaida wanafunzi kukuza vipaji vyao na kujiandaa kwa maisha ya baadaye. Shule ni kitu ambacho ni muhimu zaidi kwa maisha, haswa kwa maisha ya kisasa shule ni muhimu sana.

Masoko ni maeneo au mchakato ambapo watu au biyashara hukutana ili kununua na kuuza bidha au huduma Masoko ya naweza kuwa ya aina mbalimbali kama vile masoko ya kila siku ya mta kama soko lamboga Masoko makubwa ya reja reja vile vile supermarkets au masoko ya matumtandaoni ambapo biyashara zinafanyika kupitia interneti katika masoko, kuna ushawishi mkubwa wa bei mahitaji ya wateja na ushindani katika ya wauzaji. Masoko pia hutoa fursa kwa wafanya biyashara kuuza bidha zao na kuwa na kueza kuwapa wateja vitu vinavyo hitajika kwa urahisi. Zaidi ya biyashara, masoko ni sehemu muhimu ya kuhamasisha uchumi, kuunda ajira na kuboresha maisha ya watu. Masoko ya naweza kuwa ya kimwili, mahali, halisi au mengine yawe masoko ya kidigitali. Kimwili ni masoko nambayo ni masoko ya vitu viarejareja kama vile mboga au vitu vidogo vidogo. Mtandaoni kuna vitu nambavyo ni vingi unaeza ukachagua kitu nambacho unataka kupitia simu na kila moja linasifa zake za changamoto za katika masoko ya kisasa. Matumizi ya teknolojia kama malipo ya simu na ufuatiliaji wa bidhaa ya meleta mabadiliko makubwa zaidi kwenye masoko ya sasa.

Naam, neno nisaidie hutumika saidi wakati mtu anapohitaji msaada, iwapo ni kazi au anataka msaada wa kueza kusaidiwa kutatua changamoto zake Neno nisaidie hutumika zaidi kwa sababu mtu anapokuwa na changamoto au unapokuwa na kazi nyingi na ambazo simekulemea, zimekushinda mtu pale hutumia neno nisaidie na kuweza kuambia mtu akusaidie na kukusaidia kwa maarifa au aweze kukusaidia kutatua shida zile au kufanya kazi zile kwa ubunifu. Neno nisaidie hutumika zaidi haswa wakati mtu anapo lemewa kufanya mambo au mtu anaposongwa na msongo wa mawazo. Mtu hutumia neno nisaidie ili kuweza kupata mtu na ambaye atakaye msaidia kwa kueza kumpa mawaidha na ambayo ni mawaidha mazuri ya kumsaidia.

Tafadhali ni neno la heshima na adabu linalotumika wakati wa kuomba jambo, kutoa pendekezo au kuonyesha unyenyekevu katika mazungumzo. Hutumika kupunguza ukali wa maneno na kufanya ombi lisikike kwa heshima na upole ili mtu aweze kukuelewa na hufanya mawasiliano ya ukali yaweze kuwa mawasiliano mazuri. Neno tafadhali hutumika zaidi kwa kuweza kutuliza ukali wa mambo na kueza kutuliza ukali wa vitu na ambavyo vitakuwa vitaweza kuwaadhiri. Kuomba jambo kwa kutumia neno tafadhali ni kitu na ambacho ni muhimu zaidi haswa kwenye taifa hata kwenye majiji. Ukiwa kwenye jamii yako ukitumia neno tafadhali iwapo unahitaji kitu cha dharura au unahitaji maelezo ya dharura kutumia neno tafadhali neno na mbalo ni neno la heshima neno la adabu na neno na mbalo ni nzuri zaidi na vile vile huonyesha subira au msisitizo wa adabu subira ni kitu na mbacho ni kizuri unapotumia neno tafadhali huonyesha subira zaidi na hueza kuonekana una mwelekeo wa heshima na unaheshima na ambayo ni heshima nzuri Kwa kuwaheshimu wakubwa wako na wadogo wako Neno hili tafadhali ni neno na mbalo ni nzuri zaidi Kwa kuweza kutumia na huwa linatoa maelekezo wa heshima.

Naam, kitanda ni kifaa cha nyumbani kinachotumika kwa kulala au kupumzika kwa kawaida hutengenezwa kwa fremu ya mbao au chuma na hua na gondoro juu yake ili kutoa faraja wakati wa kulala. Vile vile ukubwa wake kama vile kitanda cha mtu mmoja au wawili huwa ni kitanda kizuri vile vile unaeza ukatengeneza kitanda chako vizuri ili kiweze kupendeza na kuvutia Kitanda ni kitu nabambacho humpa mtu muonekano mzuri na kufanya chumba chako kiwe na muonekano mzuri ili unapolala pale wakati umeweza kufanya kazi na ambayo ni kazi nzito au baada ya siku ndefu ya kazi Unapokuja pale kwenye kitanda chako, ukipata mapumziko yako pale na usingizi mzuri Kitanda kile kinakua kiko sawa na kinaweza kukupa utulivu na ambao ni utulivu wa hali ya ju Kitanda ni kitu ambacho ni kizuri kwa kuweza kumpa mtu mwonekano mzuri kutuliza mwili wa mtu na kuweza kumpa mtu kufikiria mambo mazuri Unapolalia kitanda kizuri utapata na fuu kwa haraka na kuweza kutuliza fikra zako kwa haraka Kwa sababu ya kitanda kile kwa kukupa raha.

Naam, uamuzi ni tendo la kuchagua jambo moja kati ya mawili au zaidi bada ya kufikiria kwa makini. Kila siku tunafanya maamuzi makubwa na madogo kama vile kuamua tutavaa nini, tutatumia kinywaji kipi, tutakula chakula cha aina gani au tutafanya kazi ipi. Tutumiaje pesa au tuchukue hatua gani kazini au shuleni. Uwamuzi mzuri hutegemea kuelewa tatizo kukusanya taarifa sahihi na kufikiria matokeo yake wakati mwingine uwamuzi unaweza kuwa mgumu hasa pale panapokuwa na hatari au hofu ya kukosea. Hata hivyo kufanya uwamuzi ni muhimu kwa sababu kutokuchagua pia ni aina ya uwamuzi. Kwa ujumla uamuzi huonyesha uwajibikaji wa mtu na huathiri muelekeo wa maisha yake. Mafanikio na mahusiano yake na wengine huwa ni mazuri zaidi mnapo. Fanya maamuzi na ambayo ni maamuzi ya kweli, maamuzi ya kukubaliana. Unapukubaliana kuweza kufanya maamuzi kazi ile hufanyika vizuri bila changamoto zozote na hufanyika kwa ufanisi na kwa umakini.

Jumatatu ni siku ya kwanza ya wiki katika kalenda nyingi za kisasa hasa zile zinazotumika katika sehemu kubwa za dunia kama vile kalenda ya gregorya katika muktadha wa kazi na maisha ya kila siku jumatatu hutambulika kama siku ambayo watu huanza tena shuguli zao baada ya mapumziko ya wikendi na Kwa kawaida huwa ni siku yenye shughuli nyingi na mipango mingi Kwa upande mwingine au kwa upande wa kijamii na kisaiklojia jumatatu inaweza kuwa siku yenye changamoto kwa watu wengi hali hii inajulikana kama Monday blues au vile vile ambapo watu hujisikia kuchoka au kushindwa motisha Baada ya mapumziko ya wikendi na wanapoyohitaji kurejea kwenye majukumu na ratiba za kazi au shuleni Hali hii inaweza kuadhiri moyo au mtu hata hisia zake zinakuwa hasijarudi sawa Hata hivyo kwa watu wengine jumatatu ni siku ya matumaini na fursa mpia ni mwanzo wa kuanzisha mipango mipya kueka malengo ya wiki na kujitahidi kufanikisha mambo ambayo wameyapanga.

Samaki ni wanyama wa majini wanaoishi katika mito, maziwa, bahari na maeneo ya mengine yenye maji hata kwenye mito midogo midogo. Kwa ujumla, samaki wanaviyungo vya kipekea kama vile mifupa au mifupa midogo, makucha yanayawasaidia kuogelea kwa ufanisi na kuogelea vizuri na mifumo ya kupumua kwa kutumia mapezi ambayo hutoa hewa kutoka kwenye maji. Samaki hutofautiana sana Kwa ukubwa, rangi na tabia na kuna maelfu ya aina tofauti za samaki duniani Badhi ni samaki wa maji safi kama vile samaki na wa mito na maziwa na wengine ni samaki wa maji chumvi kama vile samaki wa baharini Samaki ni sehemu muhimu ya mnyororo wa chakula katika mazingira ya majami wanakula wanyama wadogo kama vile lotkoni na wadudu wa majini na wanyama wengine wadogo na wawo pia hutumiwa kama chakula na wanyama wakubwa Zaidi kama vile papa, tai wa baharini na binadamu Hii inafanya samaki kuwa sehemu muhimu katika usawa na wamaisha ya baharini na maji safi Kwa binadamu samaki ni chanzo kikuu cha, protini na fiturotubishi vingine muhimu kama omena ni nzuri saidi kwenye afya ya binadamu na kueza kumsaidia mtu kueza kuwa na afya nzuri.

Naam neno mbaya linaweza kuashiria changamoto au tatizo katika maisha Lakini pia linaweza kuwa mwito wa kufanya maboresho hali mbaya hufanya tuchukulie au tuchukue hatua za kufanikisha mambo mema Kwa mfano kuna mambo mingi yanaweza kuwa mabaya tunaweza kuyachukulia na kuweza kuyarekebisha Iwapo ni hali ya hewa kuna mvua au upepo mkali unaofanya mambo kuwa magumu au mtu anafanya mambo yasio sawa au ya kuumiza wengine hiyo ni kitu nambacho au ni hiyo ni tabia mbaya na ambayo haistahili mtu anapaswa kujirekebisha na kuweza kuweka tabia yake iwe nzuri Mwanzo unapofanya tabia iwe mbaya na kuweza kuwakera watu wengine ama kuweza kuwachukiza wenzako Huwa ni kitu na ambacho si kizuri zaidi.

Naam, raslimali watu ni moja wapo ya raslimali muhimu sana katika taasisi, shirika au jamii Kwa kiswahili, raslimali watu zinahusisha jumla ya watu waliopo katika taasisi au shirika ambao huchukua kwa njia mbalimbali kufanikisha malengo ya taasisi vile vile, raslimali watu ni watu wenye ujuzi, marifa, uwezo na vipaji vinavyotumika katika kufanya kazi, kutelekeza shughuli na kuchangia maendeleo ya shirika au jamii na kueza kuleta maendeleo chanya katika jamii au kwenye inchi. Pia, wanajumuishwa wafanya kazi viongozi, wataalamu na watu wengine wanahuhusika na shughuli za kiutendaji. Vile vile, rasilimali watu ni gunzo kuu ya maendeleo katika taasisi yoyote bila watu wenye ujuzi na motisha haitakuwa rahisi kufanikisha malengo. Watu hutumia maarifa yao kuleta mawazo mapya na kuboresha njia za kazi, huduma au bidhaa vile vile. Wanahakikisha shughuli zinaendeshwa kwa ufanisi kama vile uzalishaji, huduma kwa wateja na usimamizi. Kuendeleza rasilimali nyingine, rasilimali watu husaidia kutumia rasilimali zingine kama fedha, vifaa au teknolojia kwa njia bora na njia inayostahili au kwa njia sahihi.

Disemba ni mwezi wa muisho wa muaka katika kalenda ya Gregorio. Unauhitimisha mzunguko wa muaka mzima ni kipindi cha kukamilisha shuguli zote za muaka na kujianda kwa kuingia muaka mpia. Mwezi huu unamuhimu mkubwa kijamii na kiutamaduni. Kwa kuwa watu hufanya sherehe na kuhithinisha au kuhithimisha siku kuu za muisho wa muaka ambazo ni sehemu ya kuonesha mshikamana wa familia, maarifa na jamii kwa ujumla vile vile disemba pia huleta mabadiliko makubwa katika hali ya hewa Hasa katika maeneo ya kaskasini mwa dunia ambapo hua ni kipindi chabaridikali Hali hii huwadhiri maisha ya kila siku, shuguli za kijami na shuguli za kiuchumi katika mukta dhawa uchumi, disemba ni mwezi wa shuguli nyingi za biyashara. Hasa kutokana na mahitaji ya vitu vya sikuku na maandalizi ya mwaka umpia. Watu wengi huweza kuenda pale sokoni, huweza kununua vitu nambavyo, vitakavyo tumika kwenye mida ya sikukuu Kwa hivyo munda wa disemba ni munda nambao au ni mwesi nambao unakuanga na msongomano wa watu wengi zaidi watu wanapotembea au watu wanaposafiri kuenda vijijini wengine wanapokuwa pale wakinunua bidhaa zai au za kila ina ufanya mjikuwa na msongomano zaidi wa watu.

Naam kulia ni tendo la kuonyesha hisia kali za husuni maumivu au msongo wa mawazo kwa njia ya kutoa machozi kutoka machoni njia ya kawaida ya binadamu kuonyesha na kusambaza hisia za maumivu ya ndani au kushindwa kuvumilia hali fulani au ilikuwa ni mahali alipoumia Iwapo ni kukatwa na kitu kingine chochote haezi akavumilia hapo ndipo mtu anapo toa machozi kulia pia linaweza kuashiria hisia za wasiwasi, hofu au hisia, nyinginezo kali zinazohitaji kuachilia hisia hizo za kuweza kutoa machozi Pia kulia sio tu tendo la hisia, bali pia linaweza kuwa njia ya mawasiliano ambayo mtu hutumia kuonyesha hali ya dharura au kuomba msaada. Katika muktadha wa kijamii na kitamaduni kulia kunaweza kuwa sehemu ya maombolezi au kuenzi kumbukumbu za mtu au tukio muhimu. Pia kulia kuna umuhimu wa kisaikolojia au vile vile kwa mtu binafsi kwani hutoa njia ya kuondoa mzigo wa hisia na kuleta mabadiliko ya hali ya moyo Kwa hivyo ni sehemu ya mchakato wa kupona kihisia na kueza kutoa mambo na ambayo yaliyokukumba ndani unapolia mtu hutoa msongo wa mawazo kwa haraka na kuweza kurudi na kuwa unakuwa mtu na ambaye hana msongo wa mawazo mingi.

Naam, kijani ni rangi na ambayo hutokana kwa nyasi, mimea kama vile mimea kama ngano, mahindi, maharagwe, viazi na maua miti hayo yote ni mambo na ambayo hutokana na rangi hii ya kijani. Kijani ni rangi na ambayo ni nzuri zaidi haswa kwa muonekano wake, kwa sababu huleta hisia na ambayo ni hisia nzuri Unapoona rangi ya kijani au unapopata mahali na ambapo nyasi ni ya kijani au mimea ya pale ni ya kijani hewa ya pale huwa nzuri zaidi hapa na joto jingi au maeneo yale hayana jua jingi Kwa sababu ndio maana mimea ile ni ya kijani Wakati mimea inapokuwa ya kijani ni kumaanisha eneo lile huwa lina hewa safi, na mara nyingi hupokea mvua kwa kiwango fulani Wakati maeneo yanapopokea mvua kwa kiwango fulani, maeneo yale huwa ya kijani na huzingatiwa zaidi kuwa na rangi ya kijani Rangi hii ni nzuri zaidi kwa muonekano wake kwa sababu kunapokuwa kwa kijani, hata muonekano wa mandhari ya pale huwa nzuri zaidi kunapokua na rangi ya kijani Haswa wakati wa nyasi iliofiekwa vizuri, ikatoshana vizuri. Ikiwa ya kijani huwa ni nyasi na ambayo inapendeza zaidi kwa kuweza kupanga sherehe zenyu pale muweze kutulia pale kwenye zile nyasi au uko chini ya kivuli na ambacho ni cha mti na ambao ni wa kijani Hii ndiyo rangi na ambayo nzuri zaidi kwa vitu na ambavyo vinahusika na nyasi au vitu vya kijani.

Naam, sita ni nambari ya asili inayofua tana na tano na kuzingatia nafasi yake katika mfululizo wa hesabu kama nambari ya sita ni sehemu muhimu ya mfumo wa hesabu unaotumika kuhesabu vitu kupanga ratiba na kutatua matatizo ya hisabati na maisha ya kila siku katika muktadha wa maisha, neno sita linaweza kuwashiria idadi au kiwango fulani kinachotumika kwa ajili ya upangaji kama vipengele au kufafanua na fasi katika orodha. Sita pia ina nambari yenye sifaza kipengele katika sayansi falsafa na tamaduni mbalimbali ambapo inaweza kuwa namaana ya usawa kamilifu au mzunguko wa vitu vingi Neno sita linamaana tofauti tofauti na namaana yake ni maananzuri namaana inayoleta umuhimu au mafunzo na ambayo ni mafunzo mazuri.

Naam, mke ni mwanamke aliyeingia katika ndoa au muungano wa maisha na mume akiwa mshirika wa maisha katika familia na jamii anajukumu lakipekee katika familia ikiwemo malezi ya watoto usimamizi wa nyumbani na kuimarisha uhusiano waki familia katika muktadha wakijamii na kitamaduni, mke hupewa heshima na nafasi muhimu kutokana na mchango wake katika ustawi wa familia na jamii kwa ujumla. Mke huwa anafanya mambo mengi haswa kazi za pale nyumbani kuweza kujua mambo na ambayo yanayoendelea pale nyumbani, mke huyatekeleza yote, hayo yote ni majukumu yake. Vile vile majukumu yake ya najumuisha kusaidia katika maendeleo ya kiuchumi, kijamii na mara nyengine hata kisiasa. Haitha mke ni sehemu ya mfumo wa mahusiano ya karibu ya nayo imarisha mshikamano na utulivu katika familia na ni msingi wa malezi bora ya watoto na ukuwaji wa jamii yenye maadili na vile vile mke ni mtu na ambaye anaeza akaikusa familia yake kwa mshikamano mzuri ili is familia iwe nzuri na iwe na mwonekano mzuri.

Ankara ni aina ya kitambaa cha, kitamaduni, kinachotengenezwa kwa rangi na michoro ya kipekee, kinachotumika hasa katika nchi ya Afrika, magharibi na sehemu nyingine za Afrika, kitambaa hiki kina rangi angavu na miundo ya kipekee inayobeba, maana za kijamii, tamaduni au hadithi za watu wa eneo, husika. Ankara hutumika kwa ajili ya mavazi, mapambo na hata kama njia ya kujitambulisha au kuonyesha hali ya kijamii, tamaduni au imani za mtu au jamii vile vile. Ni sehemu muhimu ya utamaduni na sanaa za Afrika na imekua maarufu pia duniani kote kama alama ya uridhi na uzalendo wakiAfrika aidha matumizi ya Ankara yanaendana na muktadha wa kijamii na sherehe mbalimbali ambapo huwezi kukuonyesha hadithi umoja na mshikamano wa jamii au familia iwapo hawezi kutumia kitambaa kile cha Ankara.

Naam, supu ni aina ya chakula kinachotengenezwa kwa kuchanganya maji au mchuuzi na viungo mbalimbali kama mboga, nyama, samaki au nafaka. Kisha kuchemshwa ili kupata kinywaji au chakula cha mlo wa kwanza. Supu hutumika kama njia rahisi ya na yenye virutubishi vya haraka katika lishe na ni sehemu muhimu ya mlo katika tamaduni nyingi duniani. Supu inaweza kuwa nyepesi au nzito kulingana na viungo vilivyotumika na njia ya kuunda. Vilevile supu ina umuhimu mkubwa katika afya kwa kutoa kinga mwilini, kusaidia mgegenyo wa chakula na kurudisha nguvu mwilini bada ya ugonjwa au uchovu Vilevile katika muktadha wa kijamii, supu ni chakula kinachobeba maana ya ukarimu. Kushirikiana na kuungana katika familia na jamii wakati wa chakula supu ni nzuri zaidi iwapo ni supu ya nyama inasaidia zaidi kuweza kutengeneza afya yako au kuweza kuweka mifupa yako ikae kwenye hali nzuri. Haswa supu ya mifupa na ambayo ni mifupa ya wanyama ni nzuri zaidi kwa afya ya binadamu.

Naam, moja kwa moja ni methali au usemi unaomaanisha jambo linatokea au kufanyika kwa mpangilio wa karibu hatua kwa hatua au kwa karibu na muda na nafasi Usemi huu unaonyesha ufuatiliaji wa haraka wa matukio kwa usahihi na bila kuchelewa Pia unaweza kuashiria mchakato wa kufanyia jambo moja baada ya jingine bila kupoteza muda au kuacha vile vile katika muktadha wa mawasiliano moja kwa moja pia huashiria njia ya moja kwa moja bila mpangilio wa kati au usumbufu kama vile mawasiliano ya moja kwa moja au kushugulikia jambo bila kuchelewa Usemi huo unaonyesha umuhimu wa kuwa na umakini haraka na kufuata ratiba au hatua zilizoainishwa kama madhumuni ya kufanikisha jambo kwa ufanisi ili mambo yote yaeze kufanyika moja kwa moja au yaeze kufanyika vizuri bila changamoto zozote au bila shida zozote.

Pole ni neno la heshima na huruma linalotumiwa kuonyesha hisia za msamaha, samahani au kueleza huruma kwa mtu aliyepata taabu, maumivu au changamoto fulani. Ni njia ya kuwasilisha mshikano au mshikamano wa kihisia, kuonyesha usaidizi wa moyo na kuweza kuonyesha usaidizi wa mawazo. Na pia kuleta faraja kwa mtu katika hali yake ngumu au hali anayoipitia iwapo si hali mzuri au hali ya kuridhisha Pia neno pole hutumika kwa mtu mgonjo ili kueza kumpa matumaini na kueza kumtuliza moyo katika mawasiliano ya kijamii na kitamaduni kusema pole ni sehemu ya adabu na heshima inayolenga kuimarisha uhusiano mzuri kati ya watu kukua kuonyesha huruma na kuelewana Nino hili linaweza pia kuwa mwaliko wa kuendelea kuungana kusaidiana na kuelewana katika nyakati za matatizo Neno pole ni mzuri zaidi haswaa kwa kuweza kuleta watu pamoja ila ambapo mnapokosana mtu anaposema pole au neno samahani ni maneno mazuri ya kuweza kuunganisha watu na kuweza kuweka mkaya mkiwa kitu kimoja.

Naam haraka ni hali au mwendo wa kufanya jambo kwa kasi au bila kuchelewa mara moja na mara nyingi Kwani ni ya kufanikisha kitu haraka iwezekanafyo Iwapo unaya uko kazini kuna vitu na ambavyo unataa kuvituma kwa kuweza kuharakisha au kuweza kutuma nyarafa kwa haraka au unatuma barua pepe kwa haraka vile vile neno haraka linaashiria juhudiz a kuharakisha mchakato wa kutelekeza kazi kufikia mahali au kukamilisha shughuli ndani ya muda mfupi Pia neno haraka linaonyesha umuhimu wa kuzingatia wakati na kutorudia Pia linaweza kuhisiwa au kuhushishwa na tahadhari ili kuepuka makosa wakati wa kufanya mambo kwa kiasi vile vile katika maisha ya kila siku haraka ni sehemu ya mkakati wa kuendasha shuguli kwa ufanisi na kufanikisha malengo ndani ya mda uliopango ili usije ukachelewesha mambo na ambayo yaliyopangwa kuweza kukamilika kwa muda ule.

Jumamosi ni siku ya sita katika wiki. Inayojulikana kama siku ya mwisho ya kazi kwa watu wengine na mwanzo wa kipindi cha mapumziko au shuguli za burudani. Ni siku yenye umuhimu mkubwa kijamii na kitamaduni katika muktadha wa maisha ya watu wengine duniani. Pia jumamosi huwa na nafasi ya kipekeekwa kuwa watu huipata kama fursa ya kupumzika kukua na kueza kukaa na familia ili kuweza kujua familia yako vizuri kuweza kushikana na kuweza kuwasiliana na familia vizuri Kujukumika na familia kufanya shuguli za burudani au kushiriki katika ibada na shuguli za kijamii vile vile kwa upande mwingine wa shuguli za kiuchumi siku hii inaweza kuwa na mabadiliko ya ratiba Kwani baadhi ya maeneo ya kazi huzifunga au kupunguza shuguli zao vile vile jumamosi ni siku ya mabadiliko ya mtazamo kutoka kwenye shuguli za kawaida za kazi kuenda kwenye mapumziko, yenye utulivu na mara nyingine shuguli za kiroho au kijamii.

Naam, maji ni tundu muhimu sana kwa maisha ya viumbe wote duniani, inayopatikana katika hali ya kiyoevu kuwa kawaida na inayotumika kwa shuguli mbali mbali za kijumbe na mazingira. Pia maji ni kiini chamaisha kwa sababu utoa mazingira ya kuishi kwa viumbe wengi kusaidia usafiri wa vitu vya maumbile na kudumisha usawa wajoto katika sayari Pia ya na umuhimu mkubwa katika shuguli za binadamu kama vile kunywa kilimo usafi viwanda na nishati Kwa kawaida mazingira ya lao maji huenda kuzunguka katika mzunguko wa maji ambapo kutoa bahari mito na mvua na kurejea tena katika mazingira haya tulio tunayoyaishi na hivyo kukudumisha usawa wa maisha kuna tunza na kuhifadhi maji ni muhimu sana ili kuhakikisha upatikanaji endelefu wa raslimali hii ya zamani. Maji ni kitu nambacho mtu haezi hakaishi bila au maji ni kitu nambacho binadamu na wanyama wote hawaezi kuishi bila au hata mimea.

Naam, nyuma ni neno linaloashiria sehemu au upande wa kitu au mtu anapokuwa nyuma ya kitu kingine au sehemu inayoonekana moja kwa moja mbele inayoonyesha mwelekeo wa kurudi nyuma kuvuka upande wa nyuma au kuwa katika sehemu ya nyuma ya kitu Pia nyuma linaweza kumaanisha kipindi kilichopita au hatua iliyopita katika mchakato au tukio fulani lililopita Pia linaweza kuashiria muktadha wa usaidizi ambapo mtu anaweza kuwa nyuma ya wengine kwa maana kumsaidia au kumtia moyo kwa mawaidha na ambayo ni mazuri Neno hili linaweza kuashiria hali ya kurudi nyuma katika maendeleo au mabadiliko au kuwa sehemu isiyojulikana au isiyoonekana kwa urahisi. Neno hili nyuma linatumika kwa maana nyingi na vile vile ni neno na ambalo maana nyingine hua inasaidia au kueza kusaidia mtu aliye nyuma kimaisha au kimawazo au kimasomo kwa kueza kumsaidia ili tuwe sote kwa viwango sawa.

Naam Neno uzalishaji ni mchakato wa kutengeneza bidhaa au huduma kutoka kwa rasilimali mbalimbali ili kutengeneza kwa matumizi ya binadamu au soko ni hatua muhimu katika sekta za kiuchumi na viwandani ambapo mali ghaifu hubadilishwa kuwa bidhaa zinazohitajika katika maisha ya kila siku au katika shughuli za biashara Pia uzalishaji mzuri na ambao ni mzuri unaweza ukasaidia kampuni au kusaidia viwanda na vile vile kusaidia maisha ya binadamu. Pia uzalishaji unajumuisha matumizi ya rasilimali kama vile watu, mashine, malighafi na teknolojia ili kufanikisha lengo la kutengeneza bidhaa au huduma kwa kiwango fulani na kwa ubora unaokubalika. Pia mchakato huu unahusisha kupanga, kusimamia na kuendeleza shughuli za kiutendaji ili kuongoza ufanisi taji. Katika muktadha wa maendeleo ya taifa na shirika la uzalishaji ni msingi wa ukuwaji wa kiuchumi, kuongeza ajira ya vijana na kuboresha hali ya maisha ya wanainchi.

Naam mkutano ni Tukio au kikao ambacho watu hukusanyika kwa lengo la kujadili mambo mazuri au kupanga au kufanya maamuzi kuhusu jambo fulani ni fursa muhimu ya mawasiliano ya moja kwa moja kati ya wanahusika ambapo mawazo taarifa na maoni hubadilishanwa ili kufanikisha malengo ya pamoja Mikutano inaweza kuwa ya aina mbalimbali ikiwemo mikutano ya kizazi au kikazi, kijamii, kidini au ya kitaifa na hutegemea muktadha wa matumizi yake. Mchakato wa mkutano unajumuisha, maandalizi, utekelezaji wa agenda na kufuatilia matokeo yaliyojadiliwa. Pia mikutano ni chombo cha msingi cha usimamizi ushirikiano na utendaji au uendeshaji wa shughuli mbalimbali katika jamii na taasisi Kupitia mikutano watu husaidiana kuweka mikakati hatua au kutatua mchangamoto na kukueza kushauriana kwa mambo na ambayo ni mazuri na kuhakikisha ushirikiano mzuri katika ya wanahusika wenye watakao husika kwenye mikutano ile.

Naam hasa ni neno linalotumika kuonyesha umuhimu kipa umbele au uzito wa jambo fulani Kwa kiwango cha juu zaidi ikilinganishwa na mambo mengine au vile vile neno hasa linamaanisha sehemu ya msingi muhimu sana au ya kipekee katika muktadha wa mazungumzo au maandishi Pia katika matumizi yake hasa hutumiwa kusisitiza kukua jambo linalotajwa lina umuhimu zaidi au linapaswa kuzingatiwa zaidi kuliko vingine hali hii huonyesha utambulisho wa kipaumbele sehemu ya kiini au kipengele kinachohitajika kwa umakini wa kipekee Neno hili hasa hutumika kwa kuweza kuzungumza na watu wengine kwa mambo mbali mbali neno hili huweza kutumika saidi kwa sababu linamaana fiche au linamaana nyingi zaidi.

Naam, vifaa ni vitu zana au vifaa vina vyotumika kusaidia katika kuendeleza kazi au shuguli fulani vifaa vinaweza kuwa vya mwili kama machine za mikono au vifaa vya kielektroniki kama vile vifaa kama simu au vitu vingine au computer au vifaa vya maabara na vinaweza pia kuwa vya kidigitali kama programu za teknolojia zinazotumika katika kazi mbalimbali vile vile neno vifaa ni sehemu muhimu katika mchakato wa kazi, uzalishaji, elimu na mawasiliano kwa kuwa vinaashiria au vinarahishisha na kuhakikisha utekelezaji wa majukumu mbalimbali matumizi sahihi na uangalifu wa vifaa kuongeza tija na kuweza kuongeza muskumo wa kuweza kufanya mambo haya vizuri Pia usalama na ubora wa kazi zinasofanywa vile vile katika mazingira mbalimbali vifaa vina hitajika kusimamiwa vizuri kuhifadhiwa mahali pazuri kwa usahihi na kutuzwa ili kuhakikisha vinaendelea kutoa huduma bora na kuleta manufaa kwa watumiaji wake kueza kutumika vizuri bila kuharibu vifaa hivyo.

Chelewa ni hali au kitendo cha kufanya jambo baada ya wakati uliopangwa au baada ya muda unaotarajiwa ambapo kuna kuchelewa katika utekelezaji wa jukumu au majukumu mwendo wa shughuli au kufikia mahali fulani Pia chelewa linaonyesha ukosefu wa usahihi wa muda na mara nyingi linaashiria au linaadhiri mchakato wa kazi ratiba au matokeo yaliyo au yanayotarajiwa vile vile neno hili au chelewa humaanisha mtu anapochelewa mahali alipokuwa akihitajika kwa haraka Hali ya kuchelewa inaweza kusababishwa na sababu mbalimbali kama vile changamoto za kiufundi usimamizi duni Hali za kawaida zinazotarajiwa au hali za kibinafsi au ukosefu wa maandalizi mazuri ingawa kuchelewa mara kwa mara kunaweza kusababisha matatizo kama kupoteza fursa kupoteza nafasi kwenye kazi Kuzorota kwa ufanisi au migogoro katika mawasiliano Mara nyingi kuchelewa kunaweza pia kuzingatiwa kama sehemu ya mchakato wa kufikiria kwa kina au kurekebisha hali kabla ya kutekeleza jambo hilo.

Naam, hongera ni neno la pongezi na shukrani linalotumika kuonyesha furaha Haswa mtu anapohitimu au mtu anapofanya vyema kwenye kazi au mwanafunzi anapofanya vyema kwenye mtihani Neno hili hongera hutumika kwa kuweza kama vile kumshukuru au kuweza kumtia moyo ili aeze kuendelea saidi. Kushukuru na neno hili hutumika kwa kushukuru na kudhu kudhamini juhudi au mafanikio ya mtu au kikundi. Vile vile ni njia ya kuonyesha kutambua na kuungana kuungana mkono mafanikio hatua nzuri au matendo mema yaliyofanyika au yaliyofanikishwa na timu au mwanafunzi vile vile kwa mawasiliano ya kijamii na kitamaduni kusema hongera huimarisha uhusiano mzuri kati ya watu kwa kuonesha msaada wa hisia na kuhamasisha kuendelea kufanya vizuri neno ile lina dhamani ya kipekee katika kukuza morali na kuweza kuongeza motisha ya kuweza kujenga mshikamano na kuhamasisha juhudi zaidi katika nyanja mbalimbali za maisha au za jamii.

Naamu maji ya matunda ni kinyuaji kinachotengenezwa kwa kuchanganywa maji safi na juisi au siki ya matunda mbalimbali ni chanzo kizuri chavirutubishi kama vitamini, madini na sukari ya sili ambavyo hutowa ni shati na afya kwa mwili maji ya matunda hutumika kama njia rahisi ya kunyonya au kufaidia ya faida za matunda bila ulazima wakula tunda lolote Pia moja kwa moja ni sehemu nzuri ya yalishe bora kwa kusaidia kinga ya mwili kusaidia mgegenyo wa chakula na kuimarisha afya kwa ujumla maji ya matunda ya nauzwa kama bidhaa zinazopendwa sana kwa sababu ya latha ya kenzuri na faida zake za kiafya Hata hivyo utengenezaji wa maji haya unahitaji kufuata viwango vya usafi au bora ili kuhakikisha usalama wao watu miaji na kuweza kuhakikisha afya yao ipo salama na kuweza kuhakikisha mahali pali unapo panyia kazi hile ni pahali safi.

Naam, tafadhali ni neno la adabu linalo tumika kuomba kitu kwa heshima upole na mwaminifu au kwa uaminifu, ni njia ya kuonyesha unyenyekevu na kuomba kwa upole ili kupata msaada, huduma au rathi kutoka kwa mtu mwingine. Pia hutumika kwa kutumia neno tafadhali hutumika zaidi kusaidia kuimarisha mawasiliano mazuri kati ya watu kwa kuonyesha heshima na kuheshimiana katika maombi au mazungumzo. Ni sehemu muhimu ya madili ya kijamii na kitamaduni katika lugha mbalimbali ikihimiza uhusiano wenye upendo na heshima. Neno hili tafadhali ni neno la adabu na ni neno la heshima na ambalo hutumika mara nyingi Iwapo unataka kitu unaeza ku ukaitisha na mtu anaweza akakusaidia iwapo umetumia jina na ambalo ni zuri au kuweza kutumia lugha na ambayo ni lugha sahihi.

Tovuti ni jukwaa la kimtandao la kidigitali ambalo hutumika kuhifadhi, kuwasiliana au kuwasilisha, kushiriki taarifa, huduma au bidhaa kwa njia ya interneti. Tovuti hutoa mwonekano wa habari na maudhui kwa watumiaji kupitia vivinjari vya mtandao kama vile chrome, forex au safari. Pia tovuti ni sehemu muhimu katika mawasiliano ya kisasa, biashara, elimu, burudani na huduma mbalimbali za kijamii. Inawezesha au inawawezesha watu kupata taarifa kwa urahisi, kuwasiliana kwa njia ya mtandao na kufanya shughuli za kibiashara kuwa rahisi kama ununuzi na mauzo kwa njia ya kidigitali. Katika muktadha wa kiufundi, tovuti hutengenezwa kwa kutumia lugha za programu, teknolojia na mtandao na hutakiwa kuwa na muundo mzuri, urahisi wa matumizi na usalama wa taarifa. Zinazo hifadhiwa au kusambazwa pale ili kuwa salama.

Asubuhi nikipindi cha mwanzo wa siku kinachofuata usiku ambacho huanza na mapambazuko na kuendelea hadi mchana kuanza ni wakati wa mabadiliko au mabadiliko ya mazingira ambapo mwanga wa jua huanza kwa kuanza na watu wengine huchukua fursa hii kuanza shuguli za kila siku asubuhi ina umuhimu mkubwa katika maisha ya binadamu kwa kuwa nikipindi cha kujiandaa kwa kazi, shule na shuguli mbalimbali za siku Pia ni wakati wa mpangilio wa mawazo tuweke malengo au tukiweka Kwa kuweka malengo na ambayo ni malengo mazuri na kuongeza nguvu baada ya mapumziko ya usiku Pia tamaduni na dini mbalimbali asubuhi huanza na nafasi ya kipekee kwa wakati wa maombi kutafakari na au kufanya shuguli za kiroho zinazo lenga kuimarisha moyo na akili kwa siku nzima ili siku hiyo iweze kuanza kuwa siku nzuri na iwe na mambo na ambayo ni mambo mazuri.

Naam hati ni maandishi rasmi ya nayoandaliwa ili kuthibitisha kurekodi au kueleza taarifa fulani muhimu utumika kama ushahidi wakisheria kihistoria au kiutawala kuhusu jambo au tukio maalumu hati zinaweza kuwa za mandishi za ki elektroniki au za kuchapishwa na hubeba uzito mkubwa katika maamuzi na utunzaji wa taarifa. Pia katika au kwa kijamii na kitaasisi hata hutumika kusimamia shuguli kuhifathi kumbukumbu na kuthibitisha au kuhakikisha uwazi wa uajibikaji au uundaji na uhifathi sahihi wa hati ni muhimu ili kulinda haki majukumu na maslahi ya wahusika wanaohusika kwenye tendo hilo.

Wali ni chakula kinachopatikana baada ya kupika mchele kwa kutumia maji hadi kuiva na kuwa laini. Ni mlo au ni chakula muhimu sana katika jamii nyingi duniani hasa Afrika na Asia. Kwa kuwa ni chanzo kikuu cha nishati ma hutumika kama chakula cha kila siku au cha starehe. Wali una dhamani kubwa ya lishe kwa kutoa wanga unahitajika mwilini kwa nguvu na uwezo wa kufanya kazi Pia ni chakula kinachoweza kuandaliwa kwa njia mbalimbali kulingana na tamaduni na mapendeleo ya jamii kutokana na urahisi, upatikanaji maandalizi mazuri, wali ni sehemu muhimu ya usalama wa chakula na maisha ya kila siku ya watu wengi haswa Afrika na baadhi ya nchi zingine hutumia wali zaidi Lakini Afrika ndiyo nchi zinazotumia wali kwa wingi haswa sana sana Kenya hutumia wali sana sana ili kuweza kuboresha afia yao au hutumia wali zaidi kama lishia au chakula na ambacho ni kizuri zaidi kwenye afya.

Moja ni nambari ya kwanza katika hisabati Inawakilisha umoja mwanzo na msingi wa vitu vingine vya hesabu au vitu ambavyo ni vya ama utakapokuwa ukihesabu iwapo ni ngombe ama kuku Utaanza kwa kutumia moja ishara ya kupewa kwa kitu kimoja, kitu pekee au hali ya kuwa pamoja kwa umoja katika muktadha mpana, moja huwakilisha mshikamano, waamuzi na umakini wa malengo moja. Ni idhana inayotumika kuelezea mwanzo wa jambo, msingi wa fikra au umoja wa watu au vitu katika maisha ya kijamii, kitamaduni na kielimu. Moja hutumika zaidi kwa kueza kufafanua mambo mengi, iwapo ni kwa kueza kuhesabu, iwapo ni wanyama, unaeza ukatumia moja kwa kuanzia ukihesabu.

Ufanisi ni uwezo wa kutekeleza kazi au kufanikisha lengo kwa kutumia raslimali chache kwa njia bora. Kwa kawaida au wakati unaofaa na kuwa matokea yanayotarajiwa au bora zaidi unaonyesha jinsi shuguli inavyofanya kwa mpangilio mzuri bila kupotesa mda mwingi au kupotesa nguvu au mali. Pia ufanisi unahusisha kupanga vizuri au kufanya kazi vizuri kutumia mbinu sahihi na kuzingatia malengo ili kupata matokeo yenye tija. Ni kipimo muhimu katika kazi, usalishaji, usimamizi na maisha ya kila siku ili kuweza kuwa na maisha mzuri au vile vile kila siku kwa kuwa uchangia maendeleo mazuri, maendeleo chanya na maendeleo ya kufana mafanikio na matumizi bora ya raslimali zilizopo wa ufanisi unaeza ukasitumia vizuri ili kuzieka ziwe sawa.

Jibini ni chakula kinachotengenezwa kutokana na maziwa kwa njia ya kuyachachicha au kuyachakata ili kupata umbo gumu au laini kulingana na aina yake Pia ni baadhi ya lishe yenye virotubishi muhimu kama protini mafuta na ma madini yanayosaidia ukuwaji na nafasi ya mwili Jibini lina nafasi muhimu katika lishe ya binadamu kwa kuwa hutoa nishati na huchangia uimara wa mifupa na misuli vile vile hutumika sana katika utamaduni wa chakula duniani kutokana na uwezo wake wa kudumu wa muda mrefu na matumizi yake katika maandalizi mbalimbali ya chakula Jibini ni kitu na ambacho ni muhimu zaidi kwenye afya ya binadamu kuweza kutengeneza mifupa yako na kukuweza kukuweka afya yako ikiwa afya imara bila kuwa na shida zozote za afya.

Naam, folder ni kifaa au mfumo wa kupanga na kuhifathi hati faili au taarifa kwa mpangilio maalum ili kurahisisha upatikanaji na usimamizi wake inaweza kuwa ya kimwili au ya kiteknolojia na hutumika kuweka pamoja taarifa zinazohusiana kwa utaratibu mmoja vile vile folder husaidia katika ufanisi wa kazi kwa kupunguza kuchanganyikiwa kulinda tarifa zisizopotea au kuwezesha uhifadhi na kumbukumbu kwa muda mrefu ili au vile vile folder ni nyenzo muhimu katika mazingira ya kazi, elimu na matumizi ya kila siku yanayohitaji mpangilio mzuri wa taarifa Pia folder husaidia zaidi wakati unataarifa na mwazo ni tarifa muhimu ilikuwa kuweza kuzihifadhi pale usije ukazichanganya na taarifa zingine za kawaida iwapo taarifa zile utakapoitishwa kwa haraka ni itakuwa rahisi kuweza kuzipata.

Badaaye ni kipindi cha wakati kinachofuata sasa au wakati uliopo au wakati utaokuwepo Nidhana inayohusiana na mtarajio mipango au malengo ambayo bado hayajatimia Lakini yanatarajiwa kutokea hivi sasa au badaae Badaae hujengwa na maamuzi na matendo ya sasa Hivyo ina umuhimu mkubwa katika kupanga maisha maendeleo na mwelekeo wa mtu au jamii Pia inahusisha fikra za matumaini, adabu, tahathari na wajibikaji kwa ajili ya ustawi na mafanikio yajayo mtu anapokuambia badaaye ili kama mlikuwa mumepanga kuweza kutoka kwenda kwenye ziara zenyu atakapokuambia badaaye ni kumaanisha mtaenda bada ya masaa kadha ama baada ya muda mchache.

Naam, mashariki ni mwelekeo wa kijiografia unawashiria upande wajua kuchomoza na nisehemu inayopakana na maeneo ya kati na kusini katika muktadha wa dunia ni moja ya mwelekeo minne mikuu ya dunia pamoja na magharibi kaskazini na kusini mashariki ina maana kubwa katika muktadha wa historia, tamaduni na siasa kwa kuwa imekuwa kitovu cha ustaarabu wa kale na maeneo yenye utajiri wa rasilimali, lugha na dini mbalimbali. Katika maisha ya kila siku, kuelewa mwelekeo wa mashariki ni muhimu kwa upangaji wa ramani, usafiri na shughuli za mazingira. Mashariki ni chanzo kuu zaidi kwa sababu ni neno ambalo linalotumika haswa hata kwenye tamaduni na mambo mengine mengi.

Juni ni mwezi wa sita katika kalenda ya Gregoria unaojulikana kama mwanzo wa msimu wa majira ya joto katika sehemu kubwa za dunia ni mwezi unaobeba mabadiliko ya hali ya hewa, shughuli za kilimo na shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Pia juni ni mwezi na ambao una mambo mengi tamaduni na maisha ya kila siku. Juni huwa na umuhimu wa kipekee kwa kuwa ni kipindi cha mabadilisho au mahadhimisho, likizo na kujianda kwa mabadiliko ya msimu unaofuata Mwezi huu pia huwa na nafasi ya kuonyesha mabadiliko ya kimwili, kiroho na kijamii katika maisha ya watu na jamii zao Juni huwa ina mambo mengi iwapo ni kueza kupata mavuno mazuri mliyoyapanda miezi iliyopita Juni ndio mwezii wa kueza kupata mavuno yale.Juni ni mwezi na ambao una mabadiliko mengi na una mambo mengi ya kueza kufanya.

Naam, mazungumzo ni mchakato wa kubadilishana mawazo taarifa na hisia kati ya watu wawili au zaidi kwa lengo la kuelewana, kutatua matatizo au kufikia makubaliano. Ni sehemu muhimu ya mawasiliano inayoonyesha kuondoa tofauti, kuongeza ushirikiano na kuimarisha uhusiano wa kijamii. Mazungumzo yaweza kufanyika ana kwa ana, kwa njia ya simu, kwa njia ya video, au hata kwa kutumia teknolojia za kisasa katika muktadha wakijamii, watu wengi hupendelea zaidi mazungumzo Kwa sababu ni kitu na ambacho huleta watu pamoja ni kitu ambacho huleta watu kuweza kukusanyika na kupata mawasiliano au mazungumzo ya moja kwa moja vile vile biashara hupata mazungumzo ili kuweza kuzungumzia biashara vizuri na kupata muungano au mazungumzo ni chombo cha msingi cha kufanikisha malengo kuweka mikakati na kuendesha shuguli kwa usawa na vile vile ni kitu na ambacho ni kizuri munapokuwa na biashara yenu pale Iwapo ni kitu unataka kuuza lazima mpate mazungumzo ya ndani kwa ndani ili muweze kujua kitu kile dhamani ya kitu kile au kitaweza kuleta faida ya aina gani ama kitaweza kuleta hasara ya aina gani.

Naamu, nenosiri ni mchanganyika wa herufi nambari au alama zinazotumiwa kama njia ya usalama ili kuzuhia watu wasioruhusiwa kupata taarifa, huduma au kuingia kwenye eneo fulani, ni njia muhimu katika kulinda taarifa binafsi, mali au usalama wa teknolojia. Pia nenosiri ni kitu cha kidigitali au nenosiri hutumika kuingilia akaunti za mtandao Computer au fifaa vingine vya kielektroniki ili kuhakikisha kuwa mtu anayeweza kufikia taarifa hizo ni mwenye haki au kutunza nenosiri kwa usalama ni jambo muhimu ili kuzuhia wiki au wizi wa taarifa au matumizi mabaya ya taarifa Neno siri hutumika vizuri kwa sababu ni kueza kulinda mitandao ya kijamii na kueza kulinda mambo yako ya siri mtu asije akajua au watu wasioruhusi wa wasije wakajua.

Naamu, viyatu ni mafazi ya miguu binadamu anayofa kwa ajili ya kulinda migu, dhidi ya majeraha, baridi na hali ya mazingira mbalimbali. Vyatu hutua usaidizi katika kutembea, kukimbia au kufanya shuguli mbalimbali kwa urahisi na usalama. Pia vyatu vina aina nyingi na hutengenezwa kwa vifaa mbalimbali kama ngozi, mpira au mchanganyiko wa nyenzo nyingine. Ili kufa madhumuni na mitindo tofauti tofauti kwa kusaidia kuhifathi au kueka migu ikiwa sawa. Zaidi ya kuwa ni sehemu ya mavasi, viatu pia vina umuhimu wa kijamii na kitamaduni vinafioashiria hathi mtindo na tamaduni za watu katika maeneo tofauti katika maisha ya kila siku, vyatu huchangia afya ya migu, utulivu na umwendo na ulinzi didi ya majeraha au masumbuko au maambukizo ya baktaria yanayoweza kusababishwa na kutembea katika maeneo hatarishi au maeneo machafu au kwenye masingira machafu.

Naam, novemba ni mwesi wa kumi na moja katika kalenda ya Gregorio Unaojulikana kwa kuwa ni kipindi cha mabadiliko ya hali ya hewa na shuguli mbalimbali za kijamii na kiuchumi katika sehemu nyingi za dunia ni mwesi unaoshirikisha maathimisho maandalizi ya msimu wa baridi au mvua na shuguli za kilimo au biashara Pia novemba ni mwesi na ambao unaokaribia disemba ili kuweza kuenda kusherehekea mambo na ambayo nimambo tofauti tofauti au vile vile tamaduni mbali mbali Novemba huwa na umuhimu wakipekee kutokana na matukio ya kihistoria sikukuu au hafla za kitaifa zinazofanyika katika mwesi huu Mwezi huu pia ni fursa ya kuangalia nyuma na kufanya tathmini za maendeleo kabla ya kuingia kwenye mwaka mpya. Uwe umeweza kuyarekibisha makosa yote kabla ya kueza kuingia mwaka mpya au mwaka wenye utakuwa mwaka wa kuchapa kazi na kueza kuendelesha maisha vizuri.

Mume ni mwanamme aliyeingia katika ndoa au muungano wa maisha na mke akiwa mshiriki wa maisha katika familia na jamii ana jukumu la kipekee katika familia ikiwemo kusaidia katika malezi ya watoto usimamizi wa nyumbani na kuimarisha uhusiano wa kifamilia vile vile mahusiano ya kijamii na kitamaduni mme hupewa heshima nafasi muhimu kutokana na mchango wake katika ustawi wa familia na jamii Pia kwa ujumla majukumu yake yanayojumuishwa kusaidia katika maendeleo ya kiuchumi kijamii na mara nyingine hata kisiasa Pia mwanamme ni mtu au ni sehemu ya mfumo wa mahusiano ya karibu yanayoimarisha mshikamano na utulivu katika familia na ni msingi wa malezi bora ya watoto na ukuaji wa jamii yenye maadili na pia mme ni kinga au ni mtu ambaye ni mtu sawa zaidi au mtu ambaye ni ana manufaa mengi katika jamii.

Nywele ni nyuzi ndogo zinazokua kwenye ngozi ya kichwa na sehemu nyingi za mwili, wa binadamu na wanyama. Zina hudumu kama kinga ya asili kwa ngozi, zinasaidia kudumisha joto la mwili na pia zina mchango mkubwa katika utambulisho wa mtu na mtindo wake wa kibinafsi. Pia katika tamaduni mbali mbali nywele zina umuhimu mkubwa wakipekea zikihusishwa na uzuri hathi ya kijamii dini na tamaduni za kijami. Pia mabadiliko ya mtindo ya nywele yanaweza kuonyesha hali ya hisia, umri au mabadiliko katika maisha ya mtu. Aidha nywele ni sehemu muhimu ya afa na ustawi wa mtu, hivyo zinahitaji utunzaji maalumu kwa ajili ya kuondoa matatizo kama kaso kasoro, uzee au kuharibika. Nywele ni kitu muhimu saidi kwa sababu kinakukinga kutokana na mionzi mikali ya jua, isije ikakumulika au isije ikakuchoma kwenye ngozi ya ya ki.

Alhamisi ni siku ya nne katika wiki ambayo huja baada ya jumatano na kabla ya ijuma. Ni siku ya kazi katika muktadha wa maisha ya kila siku ya binadamu. Kwa watu wengi na mara nyingi huashiria kwa mwisho wa wiki ya kazi unakaribia. Pia katika tamaduni mbalimbali alhamisi ni nafasi ya kipekee katika kupanga shuguli za kasi, mikutano na maandalizi ya shuguli za mwisho wa wiki. Pia ni siku ambayo watu huanza kujiandaa kwa mapumziko au shuguli za kiroho zinazohusiana na siku zinazofuata. Pia kwa ujumla alhamisi ni siku yenye umuhimu wa mpito ambapo mtu huendelea na majukumu yake huku akipanga kwa ajili ya siku zijaso au wikendi kuweza kuenda kujiburudisha kutuliza akili au kuweza kupata mambo na ambao ni muhimu.

Naam, soko ni mahali pa umati wa watu ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa na kununuliwa ikiwemo vyakula, nguo, vifaa vya nyumbani na bidhaa za kilimo au viwanda. Ni sehemu muhimu ya biashara na uchumi wa jamii kwani hutoa fursa wa wauzaji na wanunuzi kukutana moja kwa moja. Pia soko lina mchango mkubwa katika maisha ya kila siku kwa kuwezesha uzambasaji wa bidhaa, kubadilisha taarifa na kukuza shughuli za kijamii na kiuchumi. Pia ni kitofu cha mawasiliano mnapokutana pale mnaweza mkawasiliana, mnaweza mkajadiliana kwa mambo mbali mbali. Mikataba na mara nyingi ni sehemu ya tukio la kijamii ambapo watu hukutana na kushirikiana. Pia soko ni sehemu ya mfumo wa uchumi unaoleta maendeleo kwa jamii na kusaidia katika uzalishaji na usambazaji wa raslimali. Unapokuwa na soko na ambalo ni soko kubwa, mnapokutana pale, unaweza kujadili mambo, ambayo ni mambo ya kuisaidia nchi, kusaidia jamii na, kuweza kukuza uchumi.

Naam, tisa ni nambari ya tisa katika mfululizo wa hesabu, ikiwakilisha idadi inayofuata nane na kabla ya kumi, uonyesha au inaonyesha kiwango cha vitu au watu katika hesabu au takwimu fulani, katika muktadha wa maisha ya kila siku, nambari tisa hutumika kuhesabu kupanga na kuonyesha nafasi katika orodha, ratiba au viwango mbalimbali pia ina umuhimu katika hisabati takwimu na sayansi kama sehemu ya mfumo wa kuhesabu na kupima nambari tisa ni sehemu muhimu katika mzungumzo au mzunguko wa nambari na hutumika kama kielelezo cha kumaliza au kuanzisha mfululizo wa matukio au vitu.

Takwimu ni data au habari zinazo kusanywa kuandaliwa na kuwasilishwa kwa njia ya nambari au takwimu za kisayansi ili kufanyika au kufanikisha uchambuzi maamuzi au utafiti. Takwimu hutumika kueleza, kufuatilia na kuelewa mwelekeo au hali fulani katika nyanja, mbalimbali, kama uchumi, sayansi, afya na jamii. Vile vile takwimu ni muhimu kwa sababu hutoa msingi wa tarifa za kuaminika zinazo saidia katika kupanga mikakati kutathmini maendeleo na kubaini matatizo kupitia takwimu watu na taasisi huweza kufanya maamuzi yenye msingi dhabiti na kuongea au kuongeza ufanisi katika shuguli zao.

Baridi ni hali ya mazingira au hisia inayohusiana na upungufu wa joto au hali ya kuwa na hewa au kitu chenye joto la chini kuliko kawaida baridi inaweza kuathiri mwili wa binadamu kwa vile kuweza kumpa magonjwa au viumbe hai vile vile baridi huwathiri pia viumbe hai na mazingira kwa njia mbalimbali ikijumuishwa hali ya hewa hisia za mtu na mabadiliko ya mazingira. Vile vile hali ya hewa au baridi ni sehemu ya mzunguko wa msimu na huleta mabadiliko katika maisha ya viumbe shughuli za kiuchumi na mitindo ya maisha ya watu. Baridi pia inaweza kuhusishwa na hali ya upole, utulivu au hata ugumu wa mazingira Kunapokuwa na baridi ni vyema mtu aeze kujitunza kwa kueza kuvaa nguo nzito na au kueza kujikinga kutokana na baridi kwa kukaa ndani ya nyumba ili asipate magonjwa.

Naamu sakinisha ni kuleta utulivu au kupungusa msongo wa mawazo kupiga simu ya utulivu kwa nafasi kuondoa hisia zahofu au wasiwasi au huzuni na kuhamasisha amani ya ndani mtu anapokutana na matatizo mengi sakinisha ninjia ya kupunguza msongo na kujikomboa kwa akili Unapukua na msongo wa mawazo, unaeza kusakinisha ili kueza kuondoa msongo hule na kuwa mtu mwenye amani. Vile vile sakinisha ni kuunganisha vitu viwili au zaidi kwa pamoja, au kushiriki au kushikilia jambo moja kwa nguvu zaidi ili lifanya kazi, au lieze kutamatika, au kueleweka vizuri zaidi. Pia linaweza kumanisha kushikana au dhana wazo au mshikamano wa watu katika hali flani au vile vile kwenye shirika. Shikanisha majibu mana ya ni kuunganisha maelezo au mawazo kwa mpangilio mzuri ili kupata ufafanuzi kamili au jibu lenye nguvu. Sakinisha inamana nyingi na mana tofauti tofauti.

Naam mwana ni neno la msingi katika lugha ya kiswahili ambalo lina maana na matumizi mbali mbali yanayohusiana na uhusiano wa familia au kikazi na jamii kwa ujumla katika muktatha wa familia mwana hutumika kuashiria mtoto wa mtu Iwe ni wa kiume au wa kike ambaye ni kizazi kinachofuata baada ya wazazi wake. Hii inaonyesha mzunguko wa maisha na uendeleaji wa ukoo au familia kupitia kizazi kipya. Kwa upande mwingine, mwana pia linaweza kueleweka kama mtu mdogo au kijana ndani ya familia au jamii ambapo linatambulisha hathi ya mtu katika muktatha au umri au nafasi ya kijamii Zaidi ya uhusiano wa familia, neno mwana lina matumizi katika kueleza mtu anayeishi au kuhusika na eneo fulani Neno mwana lina maana nyingi na maana ambayo ni maana nzuri. Vile vile mwana ni neno lenye maana pana na yenye uzito wa kiutamaduni na kijamii linachukua nafsi muhimu katika kueleza uhusiano wa damu.

Naam, neno mei linarejelea mwezi wa tano katika kalenda ya Gregorio, ambayo ndiyo kalenda inayotumika saidi duniani au kimataifa kwa sasa. Mei ni mwezi unaokuja baada ya April na kabla ya Juni, na mara nyingi huashiria kipindi cha mabadiliko ya hewa, mazao na hafla mbalimbali kulingana na eneo na tamaduni za watu. Katika kalenda, mei ni mwezi wa majuma matatu, mau manne au matano na una siku thelathini na moja. Katika tamaduni mbalimbali dunia duniani mei pia huwa na sherehe au sikukuu maalum zinazohusiana na msimu, mazao au kumbukumbu za historia na kijamii. Kwa ujumla, mei ni mwezi muhimu katika mwaka ambao unaonyesha mabadiliko ya msimu na mara nyingi huashiria mwanzo wa msimu wa joto katika maeneo mengi duniani. Mei ni msimu ambao una mabadiliko mengi haswa upande wa mimea kama vile mimea ya maharagwe au viazi Unapofika miesi ya mei ndiyo mimea ile huweza kuwa ya na mazao na ambayo ni mazao tayari kuweza kuyafuna.

Namu, neno sekta linamanisha sehemu au tawila uchumi, jamii au shuguli fulani zinasojikita katika aina malumi ya kazi, uzalishaji au huduma. Sekta inaweza kuwa ya biyashara, kilimo, viwanda, huduma zaafia, elimu, teknolojia au hata serikalini. Kila sekta inajukumu malumu katika maendeleo ya jamii na uchumi kwa ujumla na hutofautiana kwa aina ya shuguli, raslimali, zinazo tumika na malengo yake. Sekta pia ni mfumo kushiriki kwa watu au kushirikiana kwa watu kwa mambo mbali mbali au mashirika au tasizi zinasofanya kazi zinazolengana au zinazolenga kutoa bidhaa au huduma fulani katika jamii. Hii inasaidia kuwainisha na kupanga shuguli mbali mbali za kiuchumi na kijamii kwa ufanisi na kueza kufanya sekta na ambazo ni muhimu siweze kufanyika kwa wakati unastahili na kueza kuleta mambo na ambayo ni mazuri sekta ni kitu na ambacho ni kizuri hasoa kwenye uchumi wa serikali au hata kwenye jamii.

Naamu, mpya ni neno la chiswahili linalatumika kuweleza kitu ambacho kimeanza kuwepo au kutumika ka hivi karibuni au ambacho bado hakijazoeka au hakijaeza kutumika kwenye matumizi ya mda mrefu linaonyesha hali ya mawazo, mabadiliko au kuingia katika hatua tofauti ya awali Neno mpya hubeba wazo la kuanza upya kuleta hisia za matumaini hamasa na matarajio mapia au matarajio makubwa Mara nyingine hutumika kuashiria maendeleo, ubunifu au muelekeo tofauti unao tofautiana na uulio kuepo Kabla pia linaweza kuhusishwa na hali ya kutozoya bado au kueza kuwa kwa jambo jipia uhitajika muda ili kueleza kubadilika au kuzoleka Pia kwa ujumla mpia linamanisha mwanzo mabadiliko na fursa ya kujifunza au kukua likionyesha kwamba Kuna kitu kimeingia katika hali tofauti au hali isio ya kawaida au vile vile Hali nambayo ni hali mpya au ya zamani.

Naam, labda ni neno la kiswahili linaloonyesha hali ya kutokuwa na uhakika au kutokamilika kwa uamuzi, hutumika pale mtu anapotoa wazo jibu au msimamo ambao haujadhibitishwa kikamilivu, linaashiria uwezo wa uwezekano uliopo lakini bila dhamana ya kutokea au kuwa sahihi vile vile neno labda huonyesha tahathari katika kauli likiruhusu nafasi ya kubadilika au kuweza kubadilisha neno lile kwa mawazo au matokeo. Mara nyingine hutumika kupunguza ukali wa kauli, huonyesha unyenyekevu wa fikra au kukubali kwamba tarifa kamili haipatikani. Vile vile, labda linaashiria au linaakisha hali ya kusita, kufikiria na kukubali uwezekano zaidi ya moja bila kutoa uamuzi wa mwisho Neno labda hutumika na njia mbali mbali, njia mbadala na ambazo ni za kuweza kuonyesha Neno ambalo halijakamilika au kitu na ambacho hakijaeza kukamilika kwa usahihi.

Mteja ni neno la kiswahili linalo maanisha mtu au taasisi inayopokea au kununua bidhaa, huduma au faida, fulani kutoka kwa mtu mwingine au shirika au kwenye kampuni, neno hili lina ashiria uhusiano wa kibiashara au wa huduma mbali mbali Unaojengwa juu ya mahitaji, matarajio na makubaliano kati ya pande husika au pande zote mbili vile vile neno mteja hubeba baadhi ya umuhimu Kwani yeye ndiye chanzo cha uendelefu wa biashara au huduma mahitaji na maoni ya mteja huadhiri ubora mwelekeo na maendeleo ya huduma au bidhaa zinazotolewa Pia linaonyesha wajibu wa upande unaotoa huduma kuhakikisha heshima uaminifu na kuridhika kwa watu kumeza kuwa kwa pamoja Pia mteja huu ni mhusika muhimu katika mchakato wa kiuchumi na kijamii Akiwakilisha mahali ambapo thamani ya bidhaa au huduma hutambuliwa na kuthibitishwa kwa undani na kuweza kupitishwa vizuri Mteja ni mtu na ambaye ana umuhimu mwingi na ni mtu anaye kuwa na umuhimu kwenye jamii na kwenye kukuza uchumi.

Naam ninahitaji ni neno kauli ya kiswahili inayoonyesha hali ya kuwa na uhitaji au ulazima wa kupata, kufanya au kuwa na jambo fulani, hutumika kueleza kitu ambacho mtu hawezi Kukipuuza au kuwa urahisi Kwa sababu kina umuhimu wa moja kwa moja katika kufanikisha lengo, kutatua tatizo au kuendeleza maisha ya kila siku kauli ninahitaji hubeba uzito wahisia na thamira Ikionyesha kwamba jambo linalotajwa lina nafasi ya kipaumbele vile vile matamaniyo ya kawaida inaweza pia kuashiria utegemezi, msukumo, wandani au shinikizo la hali linalomaanisha au linalo lazimisha mtu kutafuta au kutafuta suluhisho kwa haraka nahitaji huwakilisha utambuzi wa upunguvu au pengo fulani pamoja na huduma ya kujiuliza au kulijaza ili kurejesha usawa ufanisi au ustawi wa kitu kile.

Naam, mteja ni neno la kiswahili linalomanisha? Mtu anayehusika na kusimamia kupanga na kuelekeza kazi au shughuli za watu wengine ndani ya shirika, taasisi au mradi. Nafsi hii inahusisha uwajibikaji wa kuhakikisha malengo ya nafanikiwa kwa kutumia rasilimali zilizopo kwa ufanisi. Neno meneja hubeba dhana ya uongozi na uratibu. Meneja hufanya maamuzi, hutoa mwelekeo, fuatilia au utendaji na kuhakikisha kuwa mawasiliano kati ya wahusika mbali mbali ya naendelea vizuri. Pia anajukumu la kuhamasisha wengine kutatua changamoto, kutatua mambo ambayo ni magumu na kudumisha nidhamu ya kazi. Vile vile meneja ni kiungo muhimu katika au kati ya malengo ya juu ya shirika.Na mpangilio wazi na mafanikio ambayo, yatakayo saidia iwapo ni kampuni au iwapo ni. Mafanikio ambayo ni mazuri yanaeza yakasaidia hata jamii.

Naam, mawasiliano ni neno la kiswahili linalomaanisha mchakato wa kubadilishana taarifa mawazo hisia au ujumbe kati ya watu au makundi kwa kutumia njia mbali mbali Lengo lake ni kuhusika au kuweza kuhushisha au kuhakikisha ujumbe unaeleweka ipasavyo na unafikia alielengwa au mtu alielengwa ili kuweza kuwa na mawasiliano au kuweza kufikishiwa mawasiliano yale Neno mawasiliano hubeba dhana uelewano na uhusiano mawasiliano mazuri hujenga ushirikiano, huondoa sintofahamu na huimarisha mahusiano katika jamii, familia ata kwenye nchi au mahali pa kazi yanahitaji uwazi usikivu na kuweza kuwa na uaminifu na kuwa na hekima na lugha inayoeleweka kwa pande zote mbili. Kwa ujumla, mawasiliano ni msingi wa mahusiano utendaji bora kwa kuwa bila mawasiliano sahihi mipango mingi haiezi ikaeza kutekelezeka vizuri au maamuzi na ushirikiano huwa vigumu kufikiwa kwa usawa au kwa njia nayo inayostahili.

Naam, nadra ni neno la kiswahili linalomaanisha kitu ambacho hakipatikani kwa urahisi au jambo ambalo haliwezi wezekana kwa urahisi au kitu hakionekani mara nyingi, linaashiria uchache upekee na hali ya kuwa tofauti na vilivyo zoeleka au vinavyo onekana mara kwa mara Pia neno nadra hubeba dhana ya thamani kwa kuwa mambo ya dini mara nyingi huhesabiwa kuwa ya muhimu au ya kuvutia zaidi. Pia linaweza kuonyesha hali isio ya kawaida, jambo linalotokea mara chache sana kiasi kwamba huvutia au umakini au umshangao. Vilevile neno nadra linaweza kuwa la hali ya uchache na upekee Likisisitiza kwamba jambo fulani sio la kawaida au sio la lazima Bali ni la kipekee na lenye thamani ya pekee.

Naam, joto kidogo ni kauli ya kiswahili inayoeleza hali ya hewa au mazingira yenye joto la wastani Lisilozidi kiasi wala kuwa kali sana Inaashiri joto linalohisiwa kwa upole ambalo bado linavumilika na halileti usumbufu mkubwa au halileti hali ya kutokwa kwa jasho au hali ya uchofu kauli hii hubeba dhana ya usawaziko na faraja joto kidogo mara nyingi huchukuliwa kama hali inayofaa Kwa shughuli nyingi za kila siku Haswa kufanya kazi na ambazo ni kazi ngumu au kazi ambazo ni kazi ambazo haziwezi kufanyika wakati wa joto jingi Kwa kuwa hali choshi sana wala kuhitaji tahadhari kubwa kama ilivyokuwa joto kali ama wakati kuna joto ambalo ni la juu zaidi vile vile joto kidogo huonyesha hali ya joto lenye mipaka linalotoa hisia ya utulivu na kustarehesha mtu bila kuleta changamoto kubwa kwa mwili au mazingira.

Naam, nyumba ni neno la kiswahili linalomaanisha jengo au makazi ya nayokaa, mtu au familia, linaashiria mahali pakuhishi pakupumzika na kujisitiri, pamoja na kutoa usalama wa faraga kwa wanaoishi ndani yake. Pia neno nyumba hubeba maana panda au maana pana zaidi ya jengo lenyewe ni alama ya utulivu, hifadhi na maisha ya kifamilia au kijamii. Ndani ya nyumba ndipo mahusiano hujengwa na mawasiliano thabiti uweza kuamuliwa na kuweza kueka mipango na ambayo ni mizuri pale ndani ya nyumba. Maamuzi hufanyika na hisia za umiliki na utambulisho huimarishwa pale vile vile, nyumba ni msingi wa maisha ya binadamu ikiwakilisha siitu makazi ya kimwili bali pia hisia ya kuwa na mahali pa kuita kwa angu.

Naam, jumanne ni siku ya pili ya wiki katika kalenda ya kiswahili na pia katika mfumo wa siku za juma wa kiafrika na kiarabu inafuata jumatatu na hutangulia jumatano. Pia neno jumanne linamana ya kuendelea kwa shuguli za kazi na maisha baada ya kuanza wiki Mara nyingi likihusishwa na uzito wa shuguli za kazi mikutano na mipango ya maendeleo katika mamuktadha wa kijamii neno jumanne ni siku ambayo watu wengi huanza kuingia kwenye shuguli zao kikamilifu bada ya mapumziko ya muanzoni mwa wiki Pia jumane ni sehemu muhimu ya mfululizo wa siku za wiki Ikiwakilisha muanzoni mwa kipindi cha kazi Kikali na juhudi za kufanikisha malengo ya kila siku au malengo ulioyapanga mda wa wikendi au mda wako wa mapumsiko yaliopita wikendi Jumane ina maana nyingi kwa sababu nisi kuna ambayo utakao yaanza kasi yako rasmi.

Naam, Soksi ni kipande kidogo changuo kinachovaliwa mguuni hasaa kuzunguka mguu chini ya kiuno kwa lengo la kulinda miguu dhidi ya baridi kali baridi inayoweza kufanya miguu yako iweze kuganda au kuweza kupata baridi nyingi kwenye miguu vile vile kutoa faraja na kuzuia kuumia au kuvimba kutokana na kuvaa viatu Neno Soksi hubeba dhana ya ulinzi na faraja ya kila siku kwenye migu ingawa ni kidogo Soksi ni sehemu muhimu ya mavasi ambayo uongeza usafi na kuongeza joto kwenye mutu kwenye miili ya mtu kinga dhidi ya unyefu na msuguwano wa vyatu kwa miguu na mara nyingi huongeza mtindo au muonekano wa mtu Pia neno soksi ni nguo ndogo yenye umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku Ikitowa kinga na faraja kwa miguu pamoja na kuongeza muonekano mzuri Unapofalia soksi iwapo unatokea kwenda kwenye kazi au kwenda mikutano mikubwa mikubwa Unapofalia soksi huonyesha mtu huyo ameeza kung'ara na kuvaa vitu ambavyo ni vya dhamani.

Naam, mafunzo ni neno la kiswahili linalomaanisha mchakato wa kupata maarifa, ujuzi au mafunzo kupitia, elimu, mazoezi au uzoevu Linaashiria hatua ya kujifunza kujenga uwezo na kuboresha ufahamu wa mtu katika eneo fulani vilevile neno mafunzo hubeba, maana ya maendeleo binafsi na kitaaluma Mafunzo yanaweza kutokea rasmi katika shule, vyuo, au mafunzo ya kazi, au kwa njia sisisozo rasmi kama uzoefu wa maisha Mafunzo ya mikono au mazungumzo, mafunzo uimarisha uwezo wa mtu, kushindana na changamoto, kuchangia jamii na, kufanikisha malengo yake ya aliyoyapanga au malengo yake ambayo na anayotaka kuweza kuyafanikisha Pia mafunzo ni msingi wa ukuaji na mafanikio likiwa ni daraja katika ya hali ya sasa na ile ya kujifunza na kufanikisha zaidi au kueza kufanikisha mambo yako kwa kupitia mafunzo.

Naam ofisi ni sehemu au jengo linalotumika kwa shuguli za kasi za kiutawala, biashara au huduma zinginezo ni mahali ambapo watu huandaa kusimamia na kutelekeza majukumu yao ya kitaaluma au ya shirika Neno ofisi hubeba maana ya utaratibu au hubeba maana nyingi zaidi vile vile usimamisi na ufanisi katika ofisi mikutano mawasiliano na kazi za kiutawala hufanyika ili kuhakikisha shughuli za shirika zinakwenda na vizuri au zinaenda kwa usawa au kwa njia ilio stahili Pia ni sehemu ya kuunganisha watu na rasilimali zinazohitajika kufanikisha malengo ya kazi vile vile neno ofisi ni kitovu cha shuguli za kazi na usimamizi ikiwakilisha mazingira rasmi ambapo maamuzi muhimu na utekelesaji wa majukumu hufanyika.

Naam, hospitali ni taasisi ya afya inayotoa huduma za tiba, matibabu na uangalizi wa wagonjwa ni mahali ambapo watu huenda kupata huduma za tiba za wagonjwa, upasuaji, uchunguzi na huduma za dharura kwa ajiri ya afya yao. Neno hospitali hubeba maana ya afya, msaada na kuokoa maisha ya walio wagonjwa vile vile hospitali ni sehemu muhimu katika jamii kwa kutoa huduma za kitaaluma, zinazolinda na kurejesha afya ya mtu au watu walio wagonjwa Pia ni mahali pa kufanyia utafiti wa matibabu na mafunzo kwa wataalamu wa afya vile vile hospitali ni kitovu cha huduma za afya kinachowezesha watu kupata matibabu bora ushauri na msaada wa kitaaluma katika hali mbalimbali za kiafya.

Naamu Deluji ni neno la kiswaili linalomanisha mvua ya barafu laini inayonyesha kwa chembe-chembe ndogo nye upe inayongara na kufunikia arti majengo miti na maeneo mbalimbali wakati wahali ya baridi kali Pia neno theluji hubeba dhana ya baridi kali, msimu wa majira ya baridi na mara nyingi uambatana na mandhari ya uzuri wa asili lakini pia changamoto za hali ya hewa kama usafiri wa migu na baridi kubwa Deluji pia inashiria mabadiliko ya msimu utokea katika maeneo yenye hali ya hewa baridi kama milimani, nji za kaskasini au maeneo ya juu. Pia deluji ni sehemu ya mzunguko wa asili wa hali ya hewa, ikionyesha uzuri wa baridi na msimu lakini pia ikitowa changamoto za maisha katika maeneo ya nayopata mfua hii ya barafu hua dheluji ni kitu lambacho ni maridadi haswa unapokitaza ama pale mlimani ama kwenye bahari nambazo ni bahari kubwa unaeza ukapata dheluji kule imeza kushikana.

Naamu, kesho ni neno linalomaanisha siku inayofuata baada ya leo Yani siku inayofuata katika mfululizo wa mda wa siku Linaashiria wakati ujao wa karibu ambao bado haujafika lakini una mipango, matarajio na fursa Neno kesho hubeba dhana ya matumaini, mipango na matarajio mapya watu hujenga matarajio na hujiandaa kwa shuguli zitakazofuanyika kesho Ikiwa ni pamoja na kazi mikutano au matukio mbalimbali ya maisha Pia linaashiria mwelekezo wa wakati unaoendelea mbele kuonyesha kwamba maisha ya naendelea na fursa mpya zinakuja Pia kesho ni wakati wa kuangalia mbele kuweka malengo na kujiandaa kwa maendeleo au mabadiliko yanayotarajiwa katika siku zijazo kesho ni neno na ambalo ni nzuri kwa kuweza kujipanga ili kuweza kukabiliana na mambo yatakayo kuja siku iyo ya kesho.

Naam, nane ni neno linalotumika kuonyesha nambari nane katika mfuatano wa hesabu ni sehemu ya mfumo wa nambari unaotumika kuhesabu vitu kupanga vitu kwa mpangilio fulani au kuonyesha idadi Neno nane lina umuhimu katika hesabu tarakimu na maisha ya kila siku kama vile kuhesabu vitu kupanga ratiba au kuonyesha nafasi katika mlolongo wa vitu, pia linaweza kuhusishwa na tarehe masaa au vipindi vingine vinavyotumika katika kupanga shuguli mbali mbali Neno nane linamaana nyingi haswa unapo hesabu vitu, iwapo ni vitabu, iwapo unahesabu vijiko au vikombe Neno nane hutumika kwa sababu ni neno la hesabu linalotumika mahali kuingi Pia nane ni nambari muhimu katika hesabu na kupanga ikitoa maana na mpangilio katika mambo mbalimbali ya maisha nane ni neno linamaana mingi na maana zinazotumika mahali na ambapo ni pa hesabu au kuweza kujua tarehe.

Naam bila shaka ni kauli ya kiswahili inayotumika kuonyesha uhakiki kusisitiza kuwa jambo fulani lina hakika au limekamilika bila shaka yoyote au wasiwasi wowote. Ni njia ya kuthibitisha ukweli wa jambo au kuunga mkono kauli fulani kwa nguvu. Pia kauli bila shaka hubeba maana ya uhakika kamili kujiamini na kutokua na mashaka au mashaka kidogo kuhusu jambo fulani. Pia neno hili hutumika pia kuonyesha msaada au kukubaliana na maoni, mwito au ombi kwa uhakika na uthabiti. Vile vile bila shaka ni maneno yanayonyesha msimamo wa wazi na thabiti kuhusu jambo ya kisisitiza kuwa hakutakua na mabadiliko au mashaka kuhusu ukweli au utekelezaji wake ili kueza kumaliza au iwapo ni kazi mweze kuimaliza pasipo na wasiwasi au pasipo bila shaka au pasipo shaka.

Naam, suruwali ni aina ya nguo inayovaliwa miguuni kuanzia kiunoni hadi miguuni ni sehemu muhimu ya mafazi ya kila siku kwa watu wengi, ikitoa faraja ulinzi na mtindo katika maisha ya kila siku. Neno suruwali linamaanisha ufanisi wa mavazi katika kulinda mwili dhidi ya hali ya hewa vumbi au majeraha madogo madogo Pia ni sehemu ya kuonyesha mtindo binafsi, tamaduni na mara nyingine hutoa hisia za hathi au kazi kulingana na muundo au aina yake Suruwali ni nguo muhimu inayochangia ustaarabu faraja na muonekano mzuri wa mtu katika mazingira mbalimbali ya kijamii na kazini. Suruali ni nguo inayovaliwa zaidi ili kuweza kueka mtu kwenye muonekano mzuri na kuweza kumlinda mtu kutokana na baridi kali yambao inaeza ikampiga kwenye miguu au kwenye mapanja yake suruali ni nguo nzuri zaidi.

Naam zamani ni neno la kiswahili linalomanisha kipindi cha wakati uliopita yaani mambo yaliyotokea au kuwepo kabla ya sasa inashiria historia kumbukumbu au hali ya awali tofauti na ile ya sasa Neno zamani hubeba dhana ya mabadiliko mafanikio au hata changamoto zilizopita Mara nyingi hutumika kufafanua hali tabia au vitu vilivyokuwa tofauti na vile tunavyoviona leo na kuonyesha mfululizo wa mabadiliko katika maisha ya jamii au teknolojia ya maisha ya kisasa zamani linaonyesha mahali au wakati uliopo likitufundisha kuhusu historia mafunzo na mabadiliko ambayo yamekuwepo hadi sasa zamani ni neno na ambalo ni la kumbukumbu, neno na ambalo huweka historia kwa muda mrefu.

Ijumaa ni siku ya tano katika wiki kwa mfululizo wa siku za juma za kiswahili inayofuata alhamisi na kabla ya jumamosi ni siku inayojulikana kwa watu wengi kama mwisho wa wiki ya kazi kabla ya mapumziko ya wikendi Pia neno ijumaa hubeba dhana ya kumalizika kwa shughuli za kazi za wiki na kuanza kwa kipindi cha kupumzika au shughuli za kijamii katika baadhi ya tamaduni ijumaa ni siku ya ibada au maombi maalumu Pia huashiria muelekeo wa mabadiliko katika ratiba ya maisha ya kila siku kutoka kwa kazi kuenda mapumziko Pia ijumaa ni siku ya matumaini au utulivu kwa wengi, ikihusishwa na kumaliza majukumu na kujiandaa kwa siku za kupumzika au shughuli nyingine za maisha. Ijumaa ni siku na ambayo hutumika kwa jamii nyingi au kwa dini nyingi kwa kuwa ni siku ya ibada.

Naamu, mama ni neno la kiswahili linalomanisha mwanamuke ambaye amezaa au kulea watoto, au ambaye anahusika kwa karibu na malezi, upendo na utunzaji wa familia. Mama ni mhusika mkuu katika maisha ya watoto na mara nyingi ni alama ya upendo, hekima na ulinzi katika jamii. Vile vile neno mama ubeba maana ya cheche za maisha huruma na usaidizi wakaribu Mama hutumika kama mlezi mwalimu wa maadili na mlinzi wa familia Hakijitahidi kuhakikisha ustawi na mafanikio ya kizazi kinachofuata katika watamaduni nyingi mama pia ni mshiriki au mshirika wa muhimu katika maamuzi ya familia na jamii Mama ni gunzo ya familia na jamii akiwakilisha situ uhusiano wa damu bali pia upendo usio na masharti na dhamira ya kuleta mafanikio na furaha kwa wapenzi wake Mama ni mtu na ambaye ni muhimu zaidi kwenye familia na hata kwenye jamii.

Naam, skrini ni sehemu ya kifaa cha elektroniki inayotumika kuonyesha picha, maandishi video au taarifa nyingine kwa mtumiaji Skrini huonekana kwenye vifaa kama kompyuta, simu za mkononi, televisheni au mashine mbalimbali za kisasa. Neno skrini linaashiria dirisha la mawasiliano kati ya mtu na kifaa ambapo mtu anaweza kuona na kuangalia habari au programu zinazotolewa Skrini ni sehemu muhimu inayowezesha matumizi ya teknolojia kwa ufanisi na urahisi Pia skrini ni sehemu ya kiufundi inayobeba ujumbe wa kuona kuruhusu watu kufurahia kufanya kazi au kupata taarifa kwa njia ya kidijitali na kwa njia rahisi Skrini hutumika zaidi kwa kuweza kuwasiliana au kuweza kuangalia mambo ambayo ni muhimu iwapo ni kuandika nyarafa au barua pepe.

Naamu mauzo ni neno la kiswahili linalomanisha shuguli za kuuza bidhaa au huduma kwa wateja kwa madhumuni ya kupata mapato au faida ni mchakato wa kibiashara unahusisha uuzaji mazungumzo na mabadiliko au makubaliano kati ya muuzaji na mnunuzi Pia neno mauzo hubeba dhana ya biashara uchumi na uhusiano wa kibiashara Mauzo ni muhimu kwa kuendeleza biashara nzuri, kuongeza mapato na kusambaza bidhaa au huduma kwa wateja wengi Pia yanahitaji au yanahitaji mbinu za kuvutia wateja kuelewa mahitaji yao na kutoa huduma bora Muazo ni msingi au ni shuguli za biashara na uchumi Ikichangia ukuwaji wa biashara na ustawi wa jamii kwa ufanikisha usambazaji wa bidhaa na huduma na ambazo ni huduma nzuri kwa wateja Unapohudumia wateja wako vizuri kwa kuwapa mauzo na ambayo ni mauzo rasmi huwa ni kitu ambacho ni kizuri zaidi.

Naam, treni ni gari kubwa linalo safiri kwa reli likiwa limeunganishwa na magari mengi au mengina ya treni kwa ajili ya kusafirisha abiria au mizigo kutoka mahali moja kuenda mahali pengine vile vile neno treni linaashiria usafiri wapamoja na mzigo kwa njia ya ardhi kwa kutumia reli Treni hutumiwa sana kwa usafiri wa umbali mrefu au wawastani Hasaa katika ya miji au mikoa na ninjia ya usafiri yenye ufanisi mkubwa wa nishati ikilinganishwa na magari ya binafsi Pia neno treni ni njia muhimu ya usafiri wa uma na usafirishaji wa bidhaa mbalimbali ikisaidia kuunganisha sehemu mbalimbali za nchi na kuwezesha maendeleo ya kiuchumi na kijamii kuwa maendeleo mazuri na kuweza vile vile kuinua uchumi.

Naam, andika ni amri au ombi katika luga ya kiswahili linalomaanisha kitendo cha kuweka maneno mawazo au habari kwa kutumia kalamu, penseli, kompyuta au kifaa kingine cha kuandikia hutumika kuonyesha hatua ya kuwasilisha ujumbe kwa maandishi Pia neno andika linaashiria mchakato wa mawasiliano wa maandishi ambapo mtu huweka fikra au taarifa kwa njia inayoweza kusomwa na wengine baadae njia sahihi na maandishi ambayo yameweza kuthibitishwa nakuwa ni mawasiliano yatakao kuwa mazuri, Pia, linahusiana na kujifunza kuhifadhi maarifa na kuwasiliana kwa njia isiyo ya mdomo Neno andika ni kitendo cha msingi katika mawasiliano na elimu kinachoashiria usambazaji wa taarifa fikra na marifa kwa njia ya maandishi.

Naam, uongozi ni neno la kiswahili linalomaanisha uwezo au mchakato wa kuongoza, kuelekeza na kusimamia watu, raslimali au taasisi ili, kufanikisha malengo fulani. Uongozi unahusisha kutoa maamuzi, kuahamasisha wengine na kuhakikisha kila mtu anatekeleza wajibu wake kwa ufanisi na utaratibu na kwa hekima. Neno uongosi hubeba dhana ya usimamizi, mwongozo na motisha, nikipengele muhimu katika mafanikio ya kikundi, shirika au jamii kwa sababu usaidia kueka mwelekeo, kutatua changamoto na kuleta, mabadiliko, chanya uongozi ni msingi wa maendeleo na mafanikio ilikiwezesha watu kushirikiana, kutumia rasli mali, vyema na kufanikisha malengo kwa pamoja na kwa umoja na kwa nguvu na kwa utenda kazi mzuri.

Naam, ndege ni neno la kiswahili linalomaanisha ndege wa angani yani viumbe wanaoweza kuruka kwa kutumia mabawa yao au pia linaweza kumaanisha gari la angani au ndege la angani linalosafirisha abiria au mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine Pia kwa muktadha wa wanyama, ndege ni viumbe wa angani wanaotumia mabawa yao kwa ajili ya urukaji na wanaweza kuwa wa aina mbalimbali kwanzia ndege wadogo kama ndege wa kawaida hadi ndege wakubwa kama tai na wengine wengi Kwa muktadha wa usafiri ndege ni chombo cha kisasa cha usafiri wa angani kinachotumiwa kusafirisha watu au mizigo kwa haraka au na umbali mrefu kama kutoka kwa nje au bara la Afrika kupeleka watu au kuweza kuwasafirisha watu au mizigo bara la Europa vile vile ndege ni sehemu muhimu ya mazingira na usafiri Ikiwakilisha uhuru wa usafiri angani na kuunganisha sehemu mbalimbali duniani kwa urahisi na njia haraka.

Naam, kiti ni chombo kinachotumika kwa kukalia, kiti kinaweza kuwa na miguu au kuunganishwa na kitu kingine kama meza, na hutolewa kwa watu kupumzika au kufanya kazi. Neno kiti linaashiria faraja na msaada katika hali mbalimbali, kama vile makazi ya muda mfupi au sehemu ya kufanya shuguli mbalimbali za kila siku. Kiti pia linaweza kuwa na umuhimu wa kijamii kama sehemu ya heshima au nafasi maalum katika mikutano au hafla. Kiti ni chombo muhimu katika maisha ya kila siku kinachowezesha watu kupumzika kufanya kazi na kushirikiana katika shuguli mbali mbali kwa starehe na urahisi.

Naam, mzuri ni neno la kiswahili linalomaanisha hali sifa au jambo ambalo lina mvuto mzuri, ubora au unafaa katika muktadha fulani Linaonyesha kitu chenye dhamani kinacho changia furaha mafanikio au kuridhika Neno siri hubeba maana ya ubora uzuri wa tabia muonekano au matokeo mazuri linaweza kutumika kueleza watu, vitu, matukio au hisia ambazo zinasifa za kupendeza kuvutia au kuwa na manufaa vile vile neno zuri ni neno linaloonyesha hali ya kuaminika kuvutia na kuleta hisia za furaha na kuridhisha katika maisha ya kila siku Neno zuri hutumika zaidi haswa kwa mambo ambayo ni mambo muhimu au mambo ya kuridhisha.

Upepo ni neno la kiswahili linalomaanisha mtiririko wa hewa unaosogea kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine Mara nyingi unasababisha msukumo wa nguvu au baridi katika mazingira upepo huleta baridi kali au upepo na ambao ni upepo mkali zaidi vile vile neno upepo hubeba dhana ya mabadiliko ya hali ya hewa, nguvu ya asili, na mara nyingine hisia za utulivu au msukumo. Upepo unaweza kuleta faraja kama upepo wabaridi kwenye joto kali, au kuleta changamoto kama upepo mkali, unaosababisha mafuriko au uharibifu, vile vile husababisha vumbi nyingi. Pia upepo ni sehemu muhimu ya mazingira na mazungumzo ya uasili Unaoadhiri maisha ya watu, wanyama na mimea na pia unamaana za kiutamaduni na kihisia katika lugha na maisha ya kila siku upepo unamambo mengi, mambo mazuri au upepo unafaida na vile vile upepo mwingi unachangamoto.

Naam mapema ni neno la kiswahili linalomaanisha hatua ya kufanya jambo au kutokea kabla ya muda wa kawaida Ulioratibiwa au inayotarajiwa Linaashiria haraka utangulizi au kufanyika kwa wakati mzuri kabla ya kuchelewa Neno mapema hubeba dhana ya ufanisi usimamisi wa muda na uzingatiaji wa ratiba kutenda mapema au kuenda mapema, kunawezesha au kunaweza kusaidia kuepuka matatizo, kuongeza nafasi za mafanikio na kuonyesha nidhamu katika shughuli mbalimbali za maisha Neno mapema linaonyesha umuhimu wa kutumia muda kwa busara, kujiandaa vizuri na kuwa na mtazamo na wa mbele katika mipango na utekelezaji wa majukumu na ambayo unaeza ukayatekeleza kwa haraka au kuyatekeleza mapema iwezekanavyo.

Naam lengo ni neno la kiswahili linalomaanisha kusudio au dhamira au malengo ambayo mtu au kikundi hutaka kufanikisha au kupata katika kipindi fulani cha maisha au shughuli fulani Pia neno lengo hubeba dhana ya mwelekeo motisha au umakini katika kutelekeza mipango au malengo huongeza hatua na maamuzi na huwa mwongozo wa kufanikisha mafanikio na maendeleo na ambayo ni maendeleo muhimu katika maisha au katika jamii vile vile ni maendeleo na ambayo ni mazuri zaidi mnapoeka malengo ili kuweza kuimarisha jamii yenu au kuweza kuimarisha uchumi wa nchi yenu. Pia neno lengo ni msingi wa mpango na juhudi za mtu au kikundi ikiwa dira inayotoa maana na mwelekeo wa kazi maishani au.

Naamu, dada ni neno la kiswahili linalomanisha mwanamuke anayehusiana na mtu mwingine kwa damu, hasa mtoto wa mama na baba mmoja au mmoja tu. Pia linaweza kutumika kwa mwanamuke wa umri wa karibu kama heshima au ukaribu wa kijamii. Pia neno dada hubeba maana ya uhusiana wa karibu upendo na mshikamano wa kifamilia au kijamii. Dada ni msaidizi, mshiriki au mshirika na mtu wa kuwa kuwaminika ndani ya familia na jamii dada ni mhusika muhimu katika maisha ya kijamii na kifamilia Akiwakilisha upendo, msaada na mshikamano na karibu kati ya wanawake na ndugu zao.

Hifadhi ni neno la kiswahili linalomaanisha hatua au mchakato wa kuhifadhi, kulinda au kutunza rasilimali, mazingira vitu vya dhamani au taarifa ili visiharibike au visipotee au visiweze kuharibiwa kwa kupitia njia mbaya au visije vikapatikana na watu ambao wana nia mbaya na mambo yale. Pia neno hifadhi hubeba dhana ya ulinzi kuhifadhi na kudumisha ili kuhakikisha kuwa vitu vyenye umuhimu vinadumu kwa ajili ya sasa na vizazi vya vijavyo au vizazi vya kesho hifadhi inaweza kuwa ya mazingira, mali, afya au hata taarifa za kidigitali Pia hifadhi ni muhimu katika kuendeleza maisha endelevu kulinda uridhi wa asili na kuhakikisha usalama na imani wa au usalama huu imara wa rasilimali na vitu vyenye dhamani vyote vimeeza kuhifadhiwa vizuri na kupata hifadhi ambayo ni ya muhimu ili visieze kuharibika.

Naam mkahawa ni sehemu au biashara inayotoa huduma za chakula na vinywaji kwa wateja Mara nyingi ikiwa na meza viti na mazingira ya kulala kwa pamoja ni mahali ambapo watu huja kula kupumzika na kushirikiana katika mazingira ya kijamii Neno mgahawa au hubeba dhana ya huduma ustaharabu na mahusiano ya kijamii Mgahawa hua sehemu muhimu kwa watu kukutana kufurahia chakula pamoja na kufanya mazungumzo ya biashara au gurudani vile vile mkahawa ni sehemu ya kijamii na kiuchumi inayochangia maisha ya kila siku kwa kutowa huduma za lishe, faraja na furaha za kuungana na wengine au kueza kuungana na rafiki zako au jamaa zako munapokutana pale kwenye mkahawa.

Nam Neno jambo ni kitu kinachotumika kwa hali au tukio lolote Mara nyingi likitumika kama salamu au kama neno la kuanzisha mazungumzo inaweza pia kumaanisha suala tatizo au muda inayofanyika au inayozungumziwa katika mazungumzo ya kawaida jambo hutumika kama salamu ya kuonyesha heshima na kuanzisha mazungumzo kama vile kusema Jambo ili kumkaribisha mtu au kuanzisha mazungumzo Pia linaweza kumaanisha kitu chochote kinachoweza kuzingatiwa au kujadiliwa Neno jambo ni neno lenye maana pana linalotumika katika muktadha wa mawasiliano ya kila siku kuashiria kitu cha umuhimu kuanzisha mazungumzo ya umuhimu mazungumzo yanayoleta faida au kuelezea hali fulani kwa undani ni zaidi na kwa ufanizi.

Naam, aprili ni mwezi wa nne katika kalenda ya Gregorio unaofuata machi na kutangulia kabla ya mei Neno aprili linaashiria kipindi cha msimu wa mvua katika baadhi ya maeneo, mabadiliko ya hali ya hewa na mara nyingi ni mwezi wa shughuli za kilimo kama upandaji wa mazao Pia huambatana na siku kuu na matukiu mbalimbali ya kijamii au kidini katika sehemu tofauti duniani, aprili huwa ni mwezi na ambao ni mwezi wa kuweza kupanda mazao au mwezi wa kilimo vile vile aprili ni mwezi muhimu wa mabadiliko na maandalizi katika maisha ya watu ukichangia katika mzunguko au ma mzunguko wa mwaka na shughuli mbali mbali za kiuchumi na kijamii.

Naamu, neno kula ni kitendo cha kuchukua chakula na kuingiza mwilini kwa ajili ya kupata nguvu, lishe na kuishi ni moja wapo ya mahitaji muhimu ya binadamu na viumbe hai wengine, neno kula hubeba dhana ya kuishi, lishe na ustawi wa mwili au afya nzuri kula chakula bora na kwa wakati kuna mchango mkubwa katika afya na uwezo wa mtu kufanya kazi au shuguli zake za kila siku. Pia ni sehemu ya tamaduni mahusiano ya kijamii na sherehe katika jamii mbali mbali. Kwa ujumla, kula ni kitendo cha msingi kinacho hakikisha maisha afya na maendeleo ya mtu binafsi pamoja na jamii. Kwa ujumla kuwa ni muhimu. Neno kula ni kitu na ambacho ni muhimu saidi kwa kuweza kutengeneza afya ya binadamu na kuiweka afya yake ikiwa afya imara.

Naam, juu ni neno la kiswahili linalotumika kueleza nafasi hali au mwelekeo wa kitu kilichopo sehemu ya juu au juu kuliko kitu kingine Linaonyesha juu ya uso, mlalo au kiwango fulani Neno juu linaweza pia kutumika kwa maana za kielekezi kama kuashiria juu ya kitu kilichotangulia au hali ya hali fulani inayozidi nyingine Linaashiria hali ya kuwa juu ya daraja juu ya kitu na ambacho kiko juu Pia au msimamo wa juu katika muktatha wa hisia hadhi na nafasi vile vile juu linaonyesha mwelekeo wa juu au hali ya juu katika nafasi, kiwango au hadhi ikilinganishwa na vitu vingine vya juu.

Naamu, kahawia ni neno la kiswahili linalotumika kueleza rangi yenye mchanganyiko, wanyekundu, njano na nyeusi, inayo julikana kama rangi ya kahawa au kahawa ilio chomwa. Neno kahawia, linaashiria rangi ya asili inayo patikana kwenye vitu kama miti, uudongo, ngozi na vinyuaji, kama kahawa na chokoleti Rangi hii huwakilisha hali ya asili, utulivu na mara nyingine hutoa hisia za joto na ustarabu. Vile vile, kahawia ni rangi inayotumika sana katika maisha ya kila siku, na tamaduni mbali mbali, ikichangia uzuri wa mazingira na mavazi.

Naam wakati mwingine ni msemo wakiswahili unaomanisha mara kwa mara au katika nyakati fulani zisiso ba bainika Lakini sii kila mara linaeleza hali au tukio ambalo hutokea kwa vipindi visivyo vyamara kwa mara au kwa wakati usiojulikana kabisa Neno wakati mwingine hubeba dhana ya mabadiliko usumbufu au hali sisizo za kudumu Likionyesha kuwa jambo fulani halitokei wakati mbali mara kwa mara au kwa nyakati maalum Pia linaweza kwashiria nafasi ya kubadilika na kubadilika kwa matukio fulani vile vile wakati mwingine linaonyesha hali ya kutotaratibika kikamilifu likitoa nafasi kwa mambo badiliko au mabadiliko na ambayo ni sio muhimu na tukio la kutokea kwa njia zisizo za mara kwa mara katika maisha au mazingira yetu.

Naam sasa ni neno la kiswaili linalomaanisha wakati huu uliopo sasa Yaani kipindi cha sasa au wakati wa hifi sasa Linaanishiria kipindi cha sasa ambacho mtu yuko au jambo linatokea kwa wakati halisi Neno sasa hubeba dhana uhalisi wa wakati wa sasa Tukiula sasa au hali ya sasa ya mambo hutumika kuonyesha umuhimu wa hatua zinazo chukuliwa hifi sasa bila kuchelewesha na kuhimiza kuzingatia wakati uliopo badala ya zamani au baadaye Sasa nineno linalotumika au linalotulia mkazo au linalotilia mkazo umuhimu wa wakati uliopo na hatua zilizo chukuliwa katika kipindi hicho ili kufanikisha malengo au kutatua changamoto.

Nam teksi ni gari linalotumika kusafirisha abiria kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine kwa ada Teksi huwa na dereva anayehudumia abiria na mara nyingine hutumika katika miji na maeneo ya miji kama njia rahisi na ya haraka ya usafiri Neno teksi linaashiria huduma ya usafiri wa haraka inayopatikana kwa watu binafsi au vikundi vidogo na ambavyo Mara nyingi hutoa huduma za kuondoa usumbufu wa kusubiri usafiri wa umma au usafiri mkubwa Teksi hutoa uhuru zaidi wa kuchukua wakati na marudio ya safari vile vile jina teksi ni sehemu muhimu ya usafiri wa maji au miji ikiwasaidia watu kusafiri kwa urahisi haraka na kwa ufanisi katika maisha ya kila siku Teksi ni muhimu zaidi kwa kusafiri nayo iwapo na familia yako au iwapo ni wewe mwenyewe Teksi hukupa raha na hamuna na hamtaeza kuwa na migogoro au kuweza kusongomana na abiria wengine.

Naam, Agosti ni mwezi wa nane katika kalenda ya Gregorian, unaofuata july na kutangulia kabla ya September Neno Agosti linaashiria kipindi cha msimu wa joto au mvua kulingana na eneo na mara nyingine ni mwezi wa mapumziko shughuli za kilimo au matukio mbalimbali ya kijamii na kitamaduni Pia huambatana na sikukuu na sherehe katika sehemu tofauti duniani. Agosti ni mwezi muhimu katika mzunguko wa mwaka, ikichangia, shughuli za kiuchumi, kijamii au utamaduni wa watu katika maeneo mbalimbali. Agosti ni mwezi na ambao, iwapo ulikuwa umeeza kupanda mimea yako. Agosti ni mwezi wa kuweza kuivuna iwapo ni mahindi, ngano au vitu vingine na ambavyo huchukua miezi saba ili kuweza kukomaa kwa kuwa tayari yavunwe.

Naam chumvi ni dutu ya kemikali inayotumika kama kiungo katika kupika chakula ili kuongeza ladha yake na pia ina matumizi mengine kama kuhifadhi chakula kawaida chumvi hutokana na madini ya sodiamu kloroidi vile vile chumvi ni neno linaashiria ladha umuhimu katika chakula inayosaidia kuongeza ladha na kufanya vyakula kuwa vya kupendeza zaidi. Pia chumvi ina umuhimu katika mwili wa binadamu kwa kusaidia usawa wa maji na kazi za neva na misuli. Vile vile chumvi ni kiungo cha msingi katika maisha ya kila siku kinachochangia afya ladha na uhifadhi wa chakula kwenye mwili wa binadamu au uhifadhi vyakula ili vizije vii vikaosa au kupata harufu mbaya.

Naam, machi ni mwezi wa tatu katika kalenda ya Gregorian unaofuata februari na kutangulia kabla ya aprili Neno machi linaashiria mwanzo wa mabadiliko ya msimu katika maeneo mengi kama vile kuanza kwa spring au msimu wa mvua na mara nyingine huambatana na shughuli za kilimo na maathimisho ya kijamii au kidini Pia machi ni mwezi muhimu wa mabadiliko na kuanza upya ukichangia mzunguko wa mwaka na shughuli mbalimbali za maisha na tamaduni.

Naam, uwanja wa ndege ni eneo maalumu lililotengwa na kuandaliwa kwa ajili ya ndege kuruka na kutua Hii ni sehemu yenye miundo mbinu kama njia za kurukia ndegi almarufu runways vile vile vituo vya abiria na huduma nyingine za usafiri wa anga Neno uwanja wa ndege linashiria kitofu cha usafiri wa angani kinachowezesha watu na mizigo usafirisho kwa haraka na kwa umbali mrefu katia miji inchi au mabara Pia ni sehemu ya kiuchumi muhimu kwa biyashara utalii uhusiano wa kimataifa pia uwanja wa ndege ni sehemu muhimu katika mtandao wa usafiri kisasa Ikisaidia kuunganisha sehemu mbalimbali za dunia kwa njia ya anga kwa ufanisi na kwa njia ya usalama.

Naam, mvua ni maji ya nayotoka angani kwa njia ya matone ya nayonyesha kutoka kwenye mawingu kuelea ardhini ni sehemu muhimu ya mzunguko wa maji katika mazingira na uchangia katika kuendesha maisha ya mimea, wanyama na binadamu Hukuza nyasi kwa kuweza kuwapa wanyama chakula vile vile huleta mandhari nzuri kwa kuwa inchi yote hugeuka na kuwa ya kijani. Vile vile neno mvua hubeba dhana ya baridi, unyevu na mabadiliko ya hali ya hewa. Mvua inaweza kuleta faida kama kilimo, majisafi na kuondoa joto kali, kuondoa vumbi nyingi, lakini pia inaweza kusababisha changamoto kama mafuriko au uharibifu wa mali. Mvua nisehemu muhimu ya asili inayosaidia kudumisha mazingira na maisha ikitoa maaji muhimu kwa maisha na kuadhiri shuguli za kila siku za binadamu na viumbe wengine.

Leo ni neno la kiswahili linalomaanisha siku ya sasa au wakati uliopo sasa Linaashiria kipindi cha sasa yaani siku ambayo mtu yupo na mambo yanayotokea kwa wakati huu Neno leo hubeba dhana ya sasa uwepo na hatua za sasa zinazochukuliwa katika maisha au shughuli mbali mbali hutumika kuonyesha umuhimu wa kuzingatia wakati uliopo badala ya kusubiri au kutegemea wakati wa baadae Neno leo ni neno linalosisitiza umuhimu wa sasa likihimiza mtu kuchukua hatua kuishi kwa wakati huu na kudhamini kile kilicho mbele yake katika maisha au kazi anayoifanya.

Naam Septemba ni mwesi wa tisa katika kalenda ya Gregorian unaofuata Agosti na kutangulia kabla ya Oktoba Neno Septemba linaashiria mwanzo wa msimu wa shule katika maeneo mengi mabadiliko ya hali ya hewa na shuguli mbalimbali za kilimo na kijamii Pia huambatana na sikukuu na matukio ya kihistoria au kidini katika sehemu tofauti za dunia Pia Septemba ni mwezi muhimu unaoashiria mabadiliko kuanza kwa shughuli mpya na mazungumzo ya mwaka katika maisha ya watu au jamii.

Naam, shangazi ni neno la kiswahili linalomaanisha dada wa mama au ndugu ndugu wakaribu wa familia upande wa mama. Shangazi ni mwanamke ambaye ni mtu wa familia anayehusiana na damu na watoto wake au wajukuu wa ndugu wa mama. Pia, neno shangazi hubeba dhana ya uhusiano wa familia upendo na msaada wakaribu. Shangazi mara nyingi huwa sehemu ya malezi, msaada wa kijamii na mashirika au mshiriki wa karibu katika familia na jamii Shangazi ni mtu muhimu katika maisha ya familia, akiwakilisha ukaribu wa damu, msaada na kihisia na mshikamano wa kifamilia.

Naamu mkate ni chakula kinachotengenezwa kwa unga maji na mara nyingine viungo vingine kama chachu chumvi au sukari Kisha kuokwa na kukaangwa ni moja ya vyakula vya msingi vinavyoliwa katika sehemu nyingi duniani hasa kama chanzo cha nishati Neno mkate linaashiria chakula cha kila siku chenye dhamani kubwa katika lishe na utamaduni wa watu Mkate hutumika kama sehemu ya mlo unaotumika nyekati za asubui kwa kuweza kula kwa kutumia chai vile vile ukikamilisha chakula kingine au kikawa kikiwa cha chakula cha peke Pia mkate ni chakula muhimu kinachowezesha watu kupata ngufu na kuendelea na shuguli zao za kila siku kichangia pia katika tamaduni na maisha ya kila siku.

Zambarao ni neno la kiswahili linalutumika kueleza rangi ambayo ni mchanganyiko wa blue na nyekundu. Ikitowa rangi ya kina, ya na yenye mvuto wakipeke. Rangi hii pia hujulikana kama rangi ya violet. Au purple katika lugha nyingine. Neno zambarao linaashiria uzuri, uutukufu na mara nyingine uhusishwa na hathi. Heshima na ubunifu, katika tamaduni nyingi, zambarau hutumiwa kuwashiria hekima, utulivu na hali ya kifalme au hadhi ya juu zaidi. Zambarau ni rangi yenye mvuto wa kipeke. Inayotumika katika mavazi, mapambo, na sanaa ikitoa hisia za heshima, utulivu na uzuri wa kipeke. Zambarau hutumika kwenye sherehe nyingi zaidi, ilikuwa kueza kupamba vitu nambavyo vinavyo tumika kwenye sherehe hiyo.

Naam, kichwa ni sehemu ya juu ya mwili wa mwanadamu au mnyama Inayozunguka uso ambapo akili macho masikio pua na mdomo zinapatikana ni sehemu kuu inayohusiana na fahamu mawazo na hisia Neno kichwa linaashiria si tu sehemu ya mwili bali pia mara nyingi hutumika kama kielekezo cha akili au fikra kama katika misemo ya kiswahili inayo husiana na akili au uongozi, pia kichwa ni sehemu muhimu ya mwili inayoshikilia uwezo wa kuishi, kuwasiliana na kufanya maamuzi na pia inamaana za kifasihi kuhusiana na fikra na maarifa kichwa ni sehemu muhimu zaidi kwenye mwili wa binadamu Haswa kwenye kufikiria na kufanya mambo ya haraka au kuweza kuwasiliana au kuweza kupanga mipangilio na ambayo ni muhimu kichwa hutumika zaidi.

Naam nyama ni tishu zinazopatikana mwilini mwa wanyama zinazotumiwa kama chakula na binadamu Pia neno nyama linaweza kumaanisha mnyama mwenye ngozi na tishu zinazo muwezesha kuishi katika muktatha wa chakula nyama ni chanzo kikuu cha proteini na virutubishi muhimu vinavyosaidia ukuwaji na afya ya mwili vizuri Nyama hutolewa kutokana au kutoka kwenye wanyama mbalimbali kama ng'ombe, kondoo, kuku, samaki na mbuzi Pia nyama ni sehemu muhimu katika lishe na maisha ya binadamu. Ikichangia katika afya utamaduni wa chakula na shuguli za kilimo na ufugaji Unapowafuga iwapo ni mbuzi unapaso kuweza kuwala ili kueza kutengeneza afya yako kwa kupitia nyama kwa sababu nyama ina protein na virotubishi vingi na mbavyo vinasaidia kuweza kukuza afya ya binadamu iwe afya nzuri.

Naam nafasi ni neno la kiswahili linalomaanisha sehemu nafasi au nafasi ya kitu au mtu katika mpangilio eneo au muktadha fulani. Linaweza kumaanisha mahali pa kimwili au nafasi ya kijamii kazi au nafasi ya nafasi katika mfululizo wa matukio au nafasi za maamuzi Neno nafasi hubeba dhana ya nafasi ya kuishi kufanya kazi kushiriki au nafasi ya kuhifadhi kitu katika mpangilio maalumu Pia linaweza kuonyesha nafasi ya fursa au nafasi ya hathi katika jamii au kikundi Neno nafasi ni dhamu muhimu inayo husiana na mpangilio nafasi ya mtu au kitu na fursa za kushiriki au kupata nafasi katika maisha au shughuli mbali mbali.

Naam, benki ni taasisi ya kifedha inayotoa huduma za kuhifadhi fedha kutoa mikopo kueka akiba na kusimamia shughuli za kifedha kwa watu binafsi biashara au taasisi mbalimbali Neno benki linaashiria sehemu salama ya kueka na kusimamia fedha huduma za kifedha kama malipo ya kielektroniki uwekezaji na ushauri wa kifedha benki ni muhimu katika kukuza uchumi wa kusaidia uzambazaji wa fedha na kuimarisha shughuli za biashara na maendeleo Pia, benki ni taasisi muhimu katika maisha ya kifedha au na uchumi wa jamii ikiwaunganisha wateja na rasilimali za kifedha kwa njia salama na yenye ufanisi mkubwa.